Asante sana kwa swali hili na ndiyo, ninapendelea kusoma abari mtandaoni mara kwa mara. Katika dunia ya sasa, iliojaa teknolojia, abari za mtandaoni zimekua njia rahisi na ya haraka ya kupata tarifa mbali mbali. Ingawa kuna magazeti ya karatasi, bado yapo na yana umuhimu wake. Mimi upendelea zaidi kusoma habari za kupitia simu au kompyuta kwa sababu ya uraisi wake. Kwanza, habari za mtandaoni unipa fursa ya kupata tarifa mpya kila dakika. Tofauti na gazeti la kawaida, hambalo hutolewa mara kwa mara. Kwa mfano, tukio la kisiasa au la michezo, inapotokea tarifa wako wa mtandaoni mara moja. Hali hiyo, unisaidia kuwa na ufahamu wa mambo yanayoendelea inchini ya duniani kwa mwafaka. Pili, kusoma abari mtandaoni ni nafuu zaidi kuliko kununua gazeti kila siku. Mara nyingi nahitaji tu kifurushi cha intaneti, ambacho pia natumia kwa mawasiliano na masomo. Hivyo, sihitaji kutumia fedha nyingi kila siku kununua gazeti la karatasi. Haitha, tovuti nyingi za habari huruhusu wasomaji kupata tarifa bila malipo au gharama ndogo sana. Tatu, habari za mtandaoni hunipa uhuru wa kuchagua aina ya habari ninazo penda kusoma. Kwa mfano, naeza kuchagua kusoma habari za michezo, siyasa, elimu, afya, au burudani kulingana na mapendeleo yangu. Pia, ninaweza kutafuta habari za zamani kwa urahisi, kupitia sehemu ya utafutaji katika tovuti husika. Hili ni jambo gumu kulifanya kwa gazeti la kawaida isipokuwa kama nimeifadhi nakala zake. Hata hivyo, bado ninaona umuhimu wa magazeti ya karatazi. Magazeti mara nyingi huwa na uchambuzi wa kina na makala ndefu. Zinazosaidia kuelewa jambo kwa upana zaidi. Pia kusoma gazeti la karatasi hupunguza matumizi ya muda mwingi kwenye simu au kompyuta. Jambo ambalo ni zuri kwa afya ya macho na akiri. Wakati mwingine upendelea gazeti kwa sababu halihitaji umeme au intaneti ili kulisoma. Kwa mpande mwingine, kusoma habari mtandaoni kunahitaji tahadhari kwa sababu si tarifa zote zinazopatikana ni za kweli. Kuna wakati habari bandia usambazwa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii. Hivyo ni muhimu kuakikisha kuwa nasoma habari kutoka vyanzo, vinavyo amenika na vilivyo rasmi ili kuepuka kupotosha. Na kwa kumalizia, ninaendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi ya haraka na nafuu. Hata hivyo, ninatambua kuwa magazeti ya karatasi bado yana nafasi yake katika jamii. Kilicho muhimu zaidi ni kuhakikisha kuwa ninapata tarifa sahihi, na za kuaminika hiwe ni kupitia mtandao au gazeti la kawaida. Habari ni nguzo muhimu katika maendeleo ya jamii na kila mtu anapaswa kujitahidi kufuatilia yanayoendelea hili furaia mwenyewe ufahamu mpana.

Sante sana kwa swali hili na ninapenda kununuwa vitu sehemu zinazo niwezesha kupata ubora mzuri kwa bei inayolingana na bajeti yangu. Mara nyingi huwa naangalia kwanza ninacho hitaji kabla kuamua pa kuenda kulunuwa. Kwa mfano kama ninahitaji vyakula vyakila siku kama mchele, sukari, hunga au mboga, upendelea kuenda sokoni au duka la karibu na nyumbani. Soko ninapenda kwa sababu napata bidha mbichi na safi. Wakati mwingine naweza kujadiliana bei kidogo ili kuokoa pesa. Pia, ulisaidia kuchagua mwenyewe kile ninacho kiona kinafaa. Kwa upande wanguo na viatu, mimi upenda kutembelea maduka tofauti ili kulinganisha mitindo na bei. Wakati muingine hununua kwenye maduka ya kawaida yalio kwenye vituo vya kibiashara. Kwa sababu napata nguo mpia na zilizo pangwa vizuri. Lakini pia siogopi kununuwa mitumba pale ninapo itaji kitu kizuri kwa bei nafu. Huwa nachagua kwa makini na kuangalia ubora wa kitamba. Kabla kununuwa hili nisije nikajutia badae. Linapo kuja swala la vifavya kielektroniki kama simu au kompyuta mimi huwa makini zaidi. Upendelea kununua kwenye maduka yanayo aminika au kwa mawakala rasmi wabitha. Nafanya hivi kwa sababu nataka kupata dhamana na wakika kwamba ninacho nunua ni halizi. Sipendi kuatarisha pesa yangu kwa kununua kwa mtu nisiye mjua bila risiti au thibitisho wa bitha. Pia mimi hununua vitu mtandaoni mara kwa mara. Asapale ninapokosa muda wakwenda dukani. Napenda uraisi wakuagiza, nikiwa nyumbani na kusubiri bitha iletue. Kabla kuagiza, usoma maoni ya wateja, wengine na kulinganisha beyi hili kwa kikisha na pata hofanzuri. Hata hivyo, huwa naangalia garama za usafirishaji na muda kufikisho kwa bitha. Kwa samani au vitu vya nyumbani, wakati mingine upendelea kwa giza kwa fundi, seremala, hili ni pate kitu kinacho lingana na nafasi yangu, na latha yangu. Lakini kama ninahitaji kitu haraka, ninaweza kununua kwenye duka la samani, lililo tayari na kuchagua kilicho kamilika. Kwa ujumla, napenda kununua vitu sahemu zinazonipa uhakika wa ubora, bei nzuri na huduma bora. Kabla sijanunua, huwa napanga bajeti yangu na kulinganisha chaguo kadhaa. Hilo hunisaidia kufanya maamuzi mazuri na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima.

Sante sana kwa swali hili, mimi hupendelea sana kufanya mazoezi asubui. Nimechagua muda huu kwa sababu hunipa mwanzo mzuri wa siku yangu na hunisaidia kuwa na nguvu na ari kwa shugli zangu zote. Ninapoamka mapema na kufanya mazoezi. Mwili wangu huamka vizuri, zaidi na akili yangu huwa tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Kwa kawaida, huanza kwa mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo ili kuandaa misuli yangu kisha hufuata na kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya viungo kama vile push up, squat na plank. Sababu nyingine inayonifanya nipende kufanya mazoezi asubui ni utulivu wa mazingira. Asubuhi mapema mara nyingi huwa na hewa safi na hali ya utulivu ambayo hunisaidia kuzingatia mazoezi yangu bila usumbufu mwingi. Hakuna kelele nyingi za magari wala shughuli nyingi za watu. Hivyo unaweza kufanya mazoezi yangu kwa amani. Hii pia hunisaidia kutafakari na kupanga mambo yangu ya siku huku nikiimarisha mwili wangu. Mazoezi ya asubui hunisaidia pia kuboresha nidhamu yangu binafsi. Kuamka mapema na kujitolea kufanya mazoezi kila siku si jambo rahisi. Lakini nimejifunza kuwa na mpangilio mzuri wa muda. Hujiwekea lengo la angalau, dakika thelathini, hadi arobaini na tano za mazoezi kila siku. Wakati mwingine nikikosa muda mrefu hata dakika ishirini hunisaidia kuhisi nimefanya jambo la maana kwa afya yangu. Nimegundua kuwa kufanya mazoezi asubuhi huniongezea umakini, kazini au shuleni. Baada ya mazoezi huoga na kujisikia mwepesi na mwenye nguvu. Mwili wangu huwa umeamka kikamilifu na akili yangu huwa makini zaidi. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na pia kupunguza hisia za uchovu katikati ya siku. Hata hivyo kuna siku chache ambapo nimeshindwa kuamka mapema kutokana na majukumu au uchovu katika hali kama hizo wakati mwengine hufanya mazoezi jioni. Mazoezi ya jioni nayo yana faida zake, hasa kwa kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu, lakini kwa ujumla napendelea asubui kwa sababu hunipa mwanzo mzuri na hunisaidia kudumisha utaratibu thabiti. Kwa ujumla, mazoezi ni sehemu ya maisha yangu, siangalii tu muda ninaofanya mazoezi, bali pia ninazingatia uthabiti na juhudi ninazoweka. Kwangu, asubuhi ni muda bora kwa sababu hunipa nguvu, utulivu na motisha ya kuanza siku kwa mtazamo chanya asante.

Asante sana kwa swali hili na hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ile ya baridi ya wastani. Hasa asubuhi au jioni kunapokuwa na upepo, mwanana na jua la kiasi. Sipendi joto kali sana wala baridi kali kiasi, kali kupita kiasi. Napenda hali ya hewa ambayo inanifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na mtulivu kwa wakati mmoja. Kwa mfano, siku yenye nyuzi joto takribani ishirini na tatu hadi ishirini na saba za selshiasi hunifaa sana. Kwa sababu si ya joto, linalochosha wala si ya baridi, inayolazimisha kuva nguo nzito sana. Sababu mojawapo inayonifanya nipende hali ya hewa ya baridi ya wastani ni faraja yake. Ninapokuwa katika hali ya hewa ya aina hii, huwa naweza kufanya shughuli zangu bila usumbufu, naweza kutembea umbali mrefu, kufanya mazoezi, au hata kukaa nje nikisoma kitabu bila kuhisi jasho jingi, au baridi inayokera. Hii hunifanya nijisikie huru zaidi na kuweza kufurahia siku yangu. Pia, napenda hali ya hewa yenye mawingu mepesi na jua linalochomoza taratibu. Mwanga wa jua usio mkali sana hunipa hisia ya matumaini na utulivi kuna kitu cha kipekee kuhusu asubuhi yenye upepo mwanana na sauti za ndege wakilia. Hali kama hii hunifanya nianze siku yangu, nikiwa na mtazamo chanya. Hata jioni yenye upepo wa taratibu na anga yenye rangi za machweo hunivutia sana. Ingawa napenda mvua, sipendi mvua kubwa. Zinazoambatana na radi na upepo mkali. Ile inayoonyesha polepole na kuacha harufu nzuri ya udongo baada ya kunyesha. Mvua ya aina hii hunifanya nijisikie mtulivu na wakati mwingine hupenda kukaa ndani. Nikisikiliza sauti ya matone yanayogonga paa hali hiyo hunipa nafasi ya kutafakari na kupumzika. Kwa upande mwingine, joto kali sana hunichosha haraka. Na ninapokuwa katika mazingira yenye joto kupita kiasi huwa nahisi kukosa nguvu na wakati mwingine kukosa umakini. Hali hii hunifanya nipende kukaa ndani au kutafuta kivuli mara kwa mara. Hivyo hivyo, baridi kali sana hunifanya nijisikie mzito na kutotaka kutoka nje. Ndio maana napendelea hali ya hewa, ya kati, isio kali sana katika pande zote mbili. Hali ya hewa ninayoipenda pia, hunisadia katika afya yangu. Wakati kuna baridi ya wastani, ninaweza kulala vizuri, usiku, bila usumbufu wa joto au baridi kali sana. Usingizi mzuri hunifanya ni amke nikiwa na nguvu na tayari kwa siku mpya. Pia hunifurahisha kufanya mazoezi au shughuli za nje bila matatizo. Kwa ujumla, hali ya hewa ninayoipenda ni ile yenye uiano mzuri kati ya joto na baridi. Yenye upepo mwanana na mwanga wa jua kiasi. Hali hii hunipa furaha, utulivu na nguvu ya kufanya mambo yangu kwa ufanisi. Kwangu hali ya hewa si tu kuhusu joto au baridi bali ni kuhusu jinsi inavyonifanya nijisikie na jinsi inavyonisaidia kuishi maisha yangu yenye afya na furaha.

Ahsante sana kwa swali hili. Nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya ngombe. Sipendi tu kwa sababu ya ladha yake tamu na harufu ya kuvutia. Inapopikwa vizuri. Bali pia kwa sababu ina historia, utamaduni na thamani ya lishe. Inayofanya iwe chakula muhimu katika maisha ya watu wengi. Kila ninapo fikiria sahani ya wali au ugali unaoandamana na mchuzi mzito wa nyama ya ngombe napata hisia ya kuridika na furaha ya kipekee. Kwanza kabisa nyama ya ngombe inaladha nzito na ya kushiba inapochemshwa polepole hadi ilainike au kuchomwa juu ya makaa ya moto hubadilika na kuwa laini yenye ujuisi na yenye harufu ya kuvutia sana. Vipande kama mbavu, prisket, au siloin, vina utofauti wa umbile na ladha. Jambo linanlofanya kila sehemu kuwa na upekee wake. Kwa mfano, mbavu zilizo chomwa taratibu kwa saa, kwa saa mbili, hadi tatu, huwa laini, kiasi kwamba karibu zinajitenga, zenyewe na mifupa. Hilo hufanya uzoefu wa kula uwe wa kipekee na wa kukumbukwa. Sababu nyingine inayo nifanya nipende nyama ya ngombe ni dhamani yake ya lishe. Nyama hii ni chanzo kizuri cha protini ambayo ni muhimu kwa ukuaji na ukarabati wa misuli mwilini. Kwa wastani, gramu miamoja za nyama ya ngombe zina takriban gramu ishirini na sita za protini. Hii ni kiasi kikubwa kinachoeza kusaidia mwili kupata nguvu na kudumisha afya bora. Pia ina madini kama chuma ambayo husaidia katika utengenezaji wa damu. Na kuzuia upungufu wa damu. Watu wengi wanao kumbwa na tatizo la upungufu wa chuma hupendekezwa kula nyama nyekundu. Kwa kiasi kinachofaa ili kuboresha hali yao aidha nyama ya ngombe ni rahisi kuandaa kwa njia mbalimbali. Na inaweza kupikwa kama supu kukaangwa, kuchomwa, kusagwa na kutumika kutengeneza burger au hata kuanikwa na kuhifadhiwa kwa muda mrefu uwezo huu wa kubadilika hufanya iwe chaguo linalofaa katika mapishi ya tamaduni nyingi duniani katika Afrika mashariki kwa mfano nyamachoma ni maarufu sana na mara nyingi huliwa wakati wamkusanyiko wa familia au marafiki katika nchi nyingine stake iliyopikwa kwa kiwango maalum cha kuiva. Uwe chakula cha heshima katika mikahawa ya hadhi ya juu ninapenda pia namna ya nyama ya ngombe inavyoweza kuendana na viungo mbalimbali ukiweka pilipili manga, vitunguu saumu, tangawizi au hata mchanganyiko wa viungo vya asili kama vile rosemary na thyme. Ladha yake hubadilika na kuwa ya kuvutia zaidi. Mchuzi mzito wa nyanya wenye vitunguu na pilipili hoho huipa nyama ya ngombe mvuto wa ziada. Hii inanifanya nahisi kwamba kila mara ninaweza kujaribu ladha mpya bila kuchoka. Hata hivyo, nina tambua umuhimu wa kula nyama kwa kiasi na kwa uwiyano unaofaa. Hutoa virutubisho ina virutubisho vingi. Kula kupita kiasi, kunaweza kuhusishwa na changamoto za kiafya kama vile kuongezeka kwa mafuta mwlini. Ndiyo maana ni busara kuila pamoja na mboga mboga na vyakula vingine vinye nyuzinyuzi ili kupata mlo kamili. Kwa mfano, kula nyama ya ngombe pamoja na sukuma wiki au spinach huongeza kiwango cha vitamini na madini mwilini.

Asante sana kwa swali hilo, ninapenda sana ya ina nyingi, lakini nikichagua kwa upendo wa dhati, kabisa, ninapenda sana ina yongusa hisia na kumfanya mtu ajitafakari kwa ndani. Kwangu sanaa si tu kitu cha kuonekana au kusikia ni daraja linalounganisha roho ya msanii na moyo wa mtazamaji au msikilizaji. Sanaa yenyenguvu ni ile inayoweza kunifanya nitabasamu bila sababu, kulia kimia kimia, au kufikiria upya maisha yangu. Kwanza kabisa, ninapenda sanaaya uchoraji. Uchoraji unauwezowa kusimulia hadithi bila kutumia maneno hata kidogo. Rangi, mistari na maumbo vinaweza kuelezea huzuni, furaha, hofu au matumaini. Mfano mzuri ni uchoraji wa mandhari ya asili kama vile jua linapo zama, baharini, mchanganyiko warangi ya machungwa, waridi na zambarau unaweza kumfanya mtu ahisi utulivu wa ajabu. Pia napenda michoro ya watu, yaani portrait art, kwa sababu macho ya muhusika ya naweza kuonyesha simulizi nzima ya maisha yake. Ninavutiwa sana na muziki. Muziki ni lughaya ulimwengu, mzima. Bila kujali unazungumza lugha gani, muziki unaweza kukuunganisha na watu wengine. Na penda muziki wenye ujumbe wakina, hasa ule unaozungumzia maisha, mapenzi, matumaini, changamoto, zakijamii. Midundo laini ya ala kama piano au gitaa hunipa utulivu ilhali ngoma zenye kasi na sauti za nguvu hunipa hamasa na nguvu za kufanya kazi muziki wa asili, yaani traditional music pia unanafasi maalum moyoni mwangu kwa sababu huhifadhi utamaduni na historiaya jamii tatu, ninapenda sanaa ya fasihi. Hapo, hapa ninamaanisha riwaya, mashairi, hadithi fupi na tamthilia. Fasihi ina nguvu ya kuunda ulimwengu mpya kabisa ndani ya akili ya msomaji. Kupitia maneno, mwandishi a naweza kunipeleka katika karne za ya zamani, nchi ya mbali, au hata sayari nyingine. Mshairi hasa hunivutia kwa sababu ya natumia lugha kwa ustadi mkubwa. Maneno machache tu ya naweza kubeba maana pana sana. Mashairi ya mapenzi kwa mfano ya naweza kumfanya mtu ahisi joto lahisia hata kama hajawai kuwa katika hali hiyo. Nne napenda sanaa ya filamu na uigizaji filamu ni mchanganyiko wa sanaa nyingi kwa wakati mmoja. Waandishi wa hadithi, uigizaji, muziki, mwangaza na upigaji picha. Filamu nzuri inaweza kunifanya nifikirie kwa siku kadha baada ya kuitazama. Uigizaji mzuri huleta uhalisia unao nifanya nisahau kuwa naangalia hadithi ya kubuni. Pia napenda filamu zinazo chunguza maswala ya kijamii kwa kina na kuhamasisha mabadiliko chanya. Tano ninaheshimu sanaa ya ubunifu wa mitindo. Yaani fashion design, ingawa watu wengine huiyona kama jambo la kawaida. Mitindo ninjiaya kujieleza. Mtu anaweza kuelezea utu wake, hisia zake, au hata msimamo wake wa kijamii, kupitia mavazi, rangi, vitambaa. Na miundo vinaweza kuwasilisha ujumbe bila neno lolote kusemwa.

Asante sana kwa swali hili na swali hili la kama ningependa kurudi ujana lina kina sana kwa sababu ujana si tu kipindi cha umri mdogo bali ni hali ya nguvu, ndoto, makosa na ugunduzi wa nafsi. Kama ningejibu kwa hisia ya kwanza kabisa, ningesema ndiyo. Kuna mambo mengi mazuri katika ujana ambayo mtu angependa kuyaonja tena. Lakini nikitafakari kwa zaidi, jibu langu linakuwa na upande mbili. Ujana una kitu cha kipekee sana, nguvu na ujasiri wa kujaribu bila kuogopa sana matokeo. Wakati wa ujana, mtu anaweza kuota ndoto kubwa bila mipaka. Unafikiria unaweza kubadilisha dunia na kwa namna fulani unaamini hilo kwa dhati. Huo ujasiri wa asili ni zawadi ningependa kurudi ujana ili nihisi tena ile hamasa kitu kipya bila hofu ya kushindwa. Hisia ya kuwa na muda mwingi, mbele yako ni tamu sana. Hakuna presha kubwa ya kukimbizana na saa kama ninavyoweza kuwa badaye maishani. Pia ujana una kumbukumbu za urafiki, wa kweli na wa dhati. Mara nyingi, marafiki wa ujana wanakuwa karibu sana kwa sababu mnakuwa pamoja, mnapitia changamoto pamoja na mnajifunza maisha kwa wakati mmoja. Ningependa kurudi ujana ili kuishi tena nyakati hizo za kucheka bila sababu, kukaa pamoja kwa masaa mengi bila kuchoka na kupanga ndoto ambazo zilionekana rahisi kutimia. Lakini upande mwingine wa ukweli ni kwamba ujana una mkanganyiko mwingi, ni kipindi cha kujitafutia na mara nyingi mtu hajitambui kikamilifu, hajui anataka nini hasa na anaweza kufanya maamuzi yasio na busara kwa sababu ya kukosa uzoefu. Changamoto za kihisia huwa kubwa mapenzi ya kwanza, maumivu ya kwanza, ya kuvunjika moyo, hofu ya kutokubalika, au presha ya kufuata matarajio ya jamii. Kama ningerejea ujana bila kubeba hekima nilio nayo sasa, huenda ningekumbana tena na maumivu yale yale. Hapo ndipo swali linapokuwa la kuvutia zaidi. Jee, ningependa kurudi ujana nikiwa na marifa sasa. Kama ningekua na busara, uzoefu na mtazamo nilio pata bada ya miaka kupita, basi jibu langu lingekuwa ndio kwa asilimia kubwa. Ningechagua kwa uangalifu zaidi, ningethamini muda zaidi, ningechukua fursa ambazo labda nilizipuuza, na ningejifunza mapema mambo ambayo. Sasa ninaona ni ya msingi. Hata hivyo, kuna uzuri katika kusonga mbele. Kila hatua ya maisha ina zawadi yake, ukomavu huleta utulivu wa ndani, uwelewa mpana na uwezo wa kukubali mambo kwa hekima zaidi. Kadri muda unavyopita, mtu hujifunza kujipenda zaidi na kujikubali jinsi alivyo. Kuna furaha ya kipekee katika kujua umevuka misukosuko fulani na bado umesimama imara. Hilo ni jambo ambalo ujana hauwezi kulitoa kwa kiwango kile kile. Kwa hiyo, kama ningejibu kwa mukhtasari, ningependa kurudi ujana wa ajili, ya nguvu, ndoto na uchangamfu wake. Lakini natamani kupoteza hekima nilio ipata. Na kwa kuwa maisha hayaendi nyuma bali mbele, ninaamini kuwa siri si kurudi ujana, bali ni kuishi sasa kwa roho ya ujana. Mtu anaweza kuwa na miaka mingi lakini bado akabaki na moyo wa kudhubutu, kuota na wa kujifunza. Kwa mtazamo huo, badala ya kutamani kurudi nyuma, ningechagua kuchukua yale mazuri ya ujana. Ujasiri, matumaini, na furaha ya kugundua, na ya kuishi leo.

Asante sana kwa swali hili. Ushirikiano katika timu ni msingi muhimu wa mafanikio katika tasi, mashirika na hata katika vikundi vya kijamii. Timu yenye ushirikiano mzuri huweza kufikia malengo yake kwa haraka na kwa ufanisi zaidi kuliko watu wanaofanya kazi peke yao bila maelewano. Hata hivyo, ushirikiano hauji tu kwa bahati. Unahitaji juhudi za maksudi uongozi bora na mazingira yanayowezesha wanachama kushirikiana kwa heshima na uwazi. Kuna mbinu mbali mbali zinazo weza kutumika saa kuimarisha ushirikiano katika timu. Na la kwanza ni mawasiliano wazi na mara kwa mara ni nguzo ya ushirikiano. Wanachama wa timu wanapaswa kupewa fursa ya kueleza mawazo yao, kutoa maoni na kuuliza maswali bila hofu ya kubezwa au kukataliwa. Mawasiliano yanapo kuwa wazi, hupunguza migogoro, isio ya lazima na kuongeza uelewano. Ni muhimu pia kuhakikisha kuwa taarifa zote muhimu zinawafikia wanachama wote kwa wakati. Vikao vya mara kwa mara, vikundi vya majadiliano na matumizi ya teknolojia kama barua. Barua pepe au majukwaa ya mtandaoni vinaweza kusaidia kuboresha mawasiliano. Pili, kuweka malengo ya pamoja na wazi. Husaidia kuunganisha juhudi za wanachama wa timu. Kila mwanachama anapaswa kuelewa lengo kuu la timu na nafasi yake katika kufanikisha lengo hilo. Malengo yanapo kuwa wazi, hupunguza mkanganyiko na kuimarisha uwajibikaji. Haidha, kushirikisha wanachama katika mchakato wa kupanga malengo, huongeza hali na hisia ya umiliki wa kazi. Watu wanapo hisi kuwa wanachangia katika maamuzi huwa tayari kushirikiana kwa bidii zaidi. Tatu, uongozi bora ni kichocheo kikubwa cha ushirikiano. Kiongozi wa timu anapaswa kuwa mfano wa kuigwa katika maadili, uwazi na heshima. Kiongozi mzuri husikiliza wanachama wake, hutatua migogoro kwa haki na hutoa motisha pale inapo hitajika. Vile vile anapaswa kuhamasisha ushiriki wa kila mwanachama na kuhakikisha kuwa hakuna anayehisi kutengwa. Uongozi shirikishi unaowapa wanachama nafasi ya kuchangia mawazo yao hujenga imani na kuimarisha mshikamano. Nne, kujenga mazingira ya kuaminiana ni muhimu katika timu yeyote. Imani inajengwa kwa kutimiza ahadi, kuheshimu muda na kuwajibika kwa makosa. Wanachama wanapoishi, wanapo hisi kuwa wanaweza kumtengemea mwenzao. Kushirikiana kwa urahisi zaidi ili kujenga imani ni vyema kuhimiza uwazi na kushughulikia changamoto kwa pamoja badala ya kulaumiana. Shughuli za kujenga timu kama mafunzo ya pamoja au michezo ya vikundi, zinaeza kusaidia kuimarisha uhusiano, sawa karibu na kuondoa vikwazo vya mawasiliano. Tano, kutambua na kuthamini mchango wa kila mwanachama huongeza hali ya ushirikiano watu wanapothaminiwa kwa juhudi zao hujihisi kuwa sehemu muhimu ya timu hii inaweza kufanyika kupitia pongezi la hadharani zawadi ndogo au hata maneno ya shukrani. Kutambua mafanikio ya pamoja, pia huimarisha hisia ya umoja na kuhamasisha wanachama kuendelea kufanya kazi kwa biidi. Zaidi ya hayo, kugawa majukumu kwa haki na kuzingatia uwezo wa kila mwanachama ni njia nyingine ya kuimarisha ushirikiano. Kila mtu anapopewa jukumu linalo lingana na ujuzi wake, huweza kutoa mchango bora zaidi. Pia hupunguza migogoro inayoweza kutokea pale wanachama wanapohisi haa kubebeshwa mzigo usio sawa.

Asanti sana kwa swali hili na ndio, ninavaa saa, lakini si kwa sababu ya kuangalia muda tu. Kwangu, kuvaa saa ni zaidi ya kitendo cha kufahamu saa ngapi zimepita. Ni ishara ya nidhamu, mpangilio na heshima kwa muda. Mulda ni raslimali ambayo haiwezi kurejeshwa, mara inapopotea. Hivyo kuvaa saa hunikumbusha kila siku kwamba, kila dakika inadhamani yake. Ninapo itazama saa yangu mkononi na kumbuka majukumu yangu, malengo yangu na mipango nilioyojiwekea. Hivyo basi, saa huwa kama rafiki kwa wa kimya, anaye niongezea, anaye niongoza katika shughuli zangu za kila siku. Kuna aina nyingi za saa ninazo penda. Wakati mwingine napendelea saa ya kawaida yenye mikono mitatu, inayoonyesha saa dakika na sekunde. Rahisi na umaridadi. Inaweza kuwa na mkanda wa ngozi au chuma kulingana na mavazi niliyo vaa siku hiyo ikiwa nimevaa mavazi rasmi kama suti saa yenye mkanda wa ngozi wa rangi ya kahawia au nyeusi huendana vizuri. Lakini napo kuwa katika mazingira yasio rasmi, saa ya kidigitali au ya michezo huwa chaguo bora zaidi kwa sababu ni nyepesi na rahisi kutumia. Zaidi ya kuonyesha muda, saa pia inaweza kuwa chombo cha teknolojia. Saa za kisasa zinauweza wakupima mapigo ya moyo kuhesabu hatua unazo tembea kwa siku na hata kupokea ujumbe kutoka simu ya mkononi. Hii hunifanya nione kaa saa kama kifaa cha msaada katika kuboresha afya na mawasiliano. Kwa mfano, ninapo tembea kufanya mazoezi naweza kuona hatua nilizopiga na muda niliotumia. Hii hunihamasisha kujitunza zaidi na kufuatilia maendeleo yangu. Kuvaa saa pia kuna maana ya kijamii na pia kitamaduni. Katika baadhi ya jamii, saa ni alama ya hadhi au mafanikio. Wakati watu wengine huchagua saa za bei, ghali ili kuonyesha mafanikio yao, kazini au biashara. Ingawa si lazima saa iwe ghali ili iwe na dhamani. Ni kweli kwamba saa nzuri inaweza kuongeza kujiamini kwa mtu. Unapovaa saa inayokupendeza, unaweza kuhisi umejipanga, vizuri na uko tayari kukabiliana na siku hiyo. Kwa upande mwingine kuna watu wanaoona kuwa kuvaa saa si muhimu tena kwa sababu simu za mkononi zinaonyesha muda ni kweli kwamba karibu kila mtu hubeba simu lakini kuna urahisi wa kipekee katika kuinua mkono wako na kuona muda mara moja bila kufungua kifaa kingine. Pia wakati mwingine si busara kutoa simu kila mara. Hasa katika mikutano au mazingira rasmi. Saa hukuwezesha kuangalia muda kwa haraka na kwa heshima. Kihisia, saa inaweza kuwa na dhamani ya kumbu kumbu. Watu wengi hupokea saa kama zawadi katika hafla maalum kama kuhitimu masomo, harusi au siku ya kuzaliwa. Saa kama hiyo huwa na maana ya pekee kwa sababu hukumbusha tukio fulani au mtu fulani. Hata kama saa hiyo si ya gharama kubwa, dhamani yake ya kihisia inaweza kuwa kubwa sana. Kwa mfano, mtu anaweza kuvaa saa aliyopewa na mzazi wake kama ishara ya upendo na kumbukumbu ya familia. Aidha, kuvaa saa kunasaidia kujenga tabia ya kueshimu muda wa wengine. Unapofahamu saa ngapi zimebaki ya miadi ya mkutano unaweza kupanga vyema safari yako na kufika kwa wakati. Hii huonyesha uwajibikaji na heshima. Katika mazingira ya kazi au masomo kufika kwa wakati ni jambo muhimu sana. Saa mkononi hunikumbusha kwamba kuchelewa kunaweza kuadhiri wengine na hata kuharibu taswira yangu asante.

Asante sana kwa swali hili. Na kweli, ninaishi kabisa katika eneo nililo zaliwa na kulelewa. Na mahali hapo pananafasi ya kipekee sana katika moyo wangu. Kuhishi katika eneo ulilozaliwa au uliokulia, kunaleta hisia za utulivu, usalama na kujiamini pia. Kila kona ya mtaa wangu ninaifahamu barabara, maduka madogo, shule na hata miti mikubwa iliopandwawa miaka mingi iliopita. Mazingira haya yamenilea na kunifundisha mambo mengi kuhusu maisha, jamii na maadili eneo ninamoishi lina watu wa aina mbalimbali. Kuna wazee wenye busara, ambao mara nyingi hukaa nje ya nyumba zao jioni, wakizungumza kuhusu maswala ya kijamii na historia ya sehemu yetu. Pia kuna vijana wanaojitahidi kusoma au kufanyakazi ndogo ndogo ilikujenga maisha yao ya baadaye. Watoto hupenda kucheza katika viwanja vidogo, vilivyopo karibu na nyumba zetu, wakicheka na kukimbiza na bila wasiwasi. Uhusiano kati ya wa kaazi ni wa kirafiki, tunasalimiana kila asubuhi na kusaidiana wakati wa shida au furaha. Kuishi hapa kumenipa fursa ya kufahamu tamaduni na desturi za watu wetu kwa undani. Wakati washerehe kama harusi au siku kuu za kitaifa na kidini, jamii hukusanyika pamoja. Wanawake hupika vyakula vya asili kama wali, pilau, au ugali na mboga huku wanaume wakishiriki katika maandalizi ya viti, mahema na mapambo. Nyimbo za jadi husikika hewani na watoto hujifunza hatua za ngoma kutoka kwa wakubwa wao na pia matukio hayo huimarisha mshikamano na huleta furaha kwa kila mtu. Kuna faida nyingine ya kuishi katika eneo ulilo zaliwa ni urahisi wa kupata msaada wa kijamii. Kwa sababu watu wananijua tangu nikiwa mdogo, wananiamini na kunishauri pale ninapokumbana na changamoto. Ikiwa kuna tatizo kama ugonjwa au shida ya kifedha, majirani hawasiti kusaidia kwa kadri wa wezavyo. Hali hii hunifanya nihisi kuwa sehemu ya familia kubwa inayojali ustawi wa kila mwanachama. Hata hivyo, kuhishi katika eneo moja kwa muda mrefu, kuna changamoto zake. Wakati mwingine fursa za ajira au elimu, zinaweza kuwa chache. Hasa ikiwa eneo hilo si la mjini au halina maendeleo makubwa ya kiuchumi. Vijana wengi hulazimika kusafiri kwenda miji mikubwa, kutafuta kazi au masomo bora. Na hili linaweza kupunguza idadi ya watu, hasa warika fulani na kuwacha wazee na watoto wengi zaidi. Haidha miundombinu kama barabara au huduma za afya, huenda isiwe ya kiwango chajuu kama ilivyo katika maeneo yaliyoendelea zaidi. Na licha ya changamoto hizi nimejifunza kudhamini mazingira yangu. Mandhari ya asili kama mashamba, miti na hewa. Safi hunipa utulivu wa kipekee, asubuhi unaposikia ndege wakilia na kuona jua likichomoza. Na hisi baraka ya kuishi katika eneo hili. Usiku huwa tulivu zaidi kuliko katika miji yenye kelele nyingi za magari na shughuli zisizoisha. Tulivu huu hunisaidia kupumzika na kufikiria kwa makini kuhusu malengo yangu ya maisha. Zaidi ya hayo, kuhishi katika eneo nililo zaliwa, kunanipa utambulisho. Na ninajivunia kusema natoka hapa kwa sababu historia na mafanikio ya watu wa eneo hili ni sehemu ya hadithi yangu. Shule niliyosoma marafiki niliokutana nao na matukio niliyoshuhudia yamenijenga kuwa mtu nilivyo leo. Kila nikikutana na mtu mpya na nikimtajia ninapotoka nahisi fahari na mshikamano wa jamii yangu.

Asente sana kwa swali hili na kufanya kazi na timu ya mbali, kuna hitaji mawasiliano ya wazi na matumizi sahihi ya teknolojia. Katika ulimwengu wa sasa ambapo watu wanaweza kuwa katika nchi au mabara tofauti ushirikiano wa mbali umekuwa jambo la kawaida. Hili kufanikiwa katika mazingira haya. Ni muimu kuwa na mikakati mathubuti ya kuhakikisha kuwa kila mshiriki wa timu, anahusika kikamilifu na anachangia pia ipasavyo. Hatua ya kwanza ni kuweka mawasiliano thabiti. Mawasiliano ni mti wa mgongo wa kazi ya timu. Asa ya mbali. Tunatumia zana kama barua pepe, majukwaa ya mazungumzo, ya papo kwa hapo, kama vile Google Meet ama Zoom, na mikutano ya video ili kwasiliana mara kwa mara. Kwa mfano tunaweza kuwa na mikutano wa video mara moja kwa wiki ili kujadili maendeleo ya kazi, changamoto na mipango ya wiki inayofuata. Haidha, tunahakikisha kuwa kuna ratba inayo leweka ya mikutano ili kila mtu wajue lini na wapia hata itajika kushiriki. Pili, ni muhimu kuweka malengo na majukumu ya lio wazi. Kila mshiriki watimu anapaswa kufahamu jukumu lake na matarajio ya naomuhusu. Tunatengeneza orodha ya kazi na tarehe mwisho kwa kila mradi. Hii husaidia kuzuia mkanganyiko na kuhakikisha kuwa kila mtu wanawajibika kwa sehemu yake. Pia utusaidia kufuatilia maendeleo na kubaini mapema kama kuna uchelewe shaji au tatizo lolote. Tatu, matumizi ya teknolojia sahihi ni muhimu sana. Kuna programu mbalimbali zinazo usaidizi katika usimamizu wa miradi, kugawana faili na kufuatilia maendeleo. Kwa mfano, tunaweza kutumia majukwaa ya kuifadhi nyaraka, mtandaoni, ili kila mshiriki a weze kupata taarifa muhimu wakati wowote. Na hii hupunguza utegemezi wa faili za kibinafsi na kurahisisha ushirikiano. Vile vile kalenda za pamoja utumika kupanga mkutano na kukumbusha tarehe muhimu. Jambo lingine la kuzingatia ni kujenga uaminifu na pia mshikamano. Kwa kuwa hatuko pamoja kimwili ni muhimu kujenga mazingira ya kuaminiana. Na hii nafanywa kwa kueshimu maoni ya kila mtu kutowa marejesho kwa eshima na kuthami ni mchango wa kila mshiriki. Wakati mwingine tunapopanga mikutano isiyo rasmi ya mtandaoni, kama mazungumzo ya kawaida au michezo midogo, ilikuimarisha usiano wakijamii, ndani ya timu. Husaidia kupunguza hisia za upweke, ambazo zinaweza kutokea katika kazi ya mbali. Aidha, usimamizi wa muda ni kipengele muhimu kwa kuwa wanachama watimu wanaweza kuwa katika maeneo yenye tofauti za sasa, ni muhimu kupanga kazi kwa kuzingatia tofauti hizo, na pia tunajaribu kuweka muda wapamoja, unawazesha wengi kushiriki, na pia kuruhusu kazi kufanywa kwanjia ya kubadilishana, bila kulazimisha kila mtu kuwa mtandaoni kwa wakati mmoja. Hii huongeza ufanisi na kupunguza uchovu. Changamoto za kufanya kazi na timu ya mbali zinaweza kujumuhisha matatizo ya mtandao kuto kuelewana kwa mawasiliano au ukosefu wamotisha. Hili kukabiliana na changamoto hizi, tunahakikisha kuwa maelekezo ya natolewa kwa wazi na kwa maandishi inapo itajika. Pia, tunaimiza wanachama kuuliza maswali wanapo kuwa wajelewa jambo. Viongozi wa timu wanajukumu na kufuatilia ustawi wa wanachama na kuwakikisha kuwa wanapata msaada wanawitaji.

Asante sana kwa swali hili, ninaenda maktabani mara tatu kwa wiki na wakati mwingine ata zaidi kulingana na mahitaji yangu ya masomo na utafiti. Kwangu, kwangu mimi, maktaba si tu sehemu ya kukaa na kusoma. Bali ni mazingira maalum, eneo hunisaidia kuzingatia, kufikiri kwa kina na kupanua maarifa yangu. Kila ninapo ingia maktabani, ninahisi kama nimengia katika ulimwengu wa utulivu na maarifa usiyo na kelele zaa kawaida ya maisha ya kila siku. Kwa kawaida, mimi hupanga kwenda maktabani siku ya jumatatu Jumatano na ijumaa. Siku hizi nazichagua kwa sababu zina nisaidia kugawanya muda wangu wa kujisomea katika vipindi vinavyo eleweka. Kwa mfano, jumatatu huwa ninatumia muda mwingi kusoma vitabu vinavyo husiana na masomo yangu ya darasani. Hapo ninaweza kutumia saa mbili hadi tatu nikisoma na kuandika muktasari wa mambo muhimu. Jumatano mara nyingi ninazingatia kufanya tafiti zangu hasa kwa kutumia vitabu vya marejeo au kompyuta zilizopo maktabani kutafuta taarifa ya ziada ijumaa kwa upande mwingine huwa ninatumia muda wangu kufanya marudio ya yale yalio nilio yasoma wiki nzima. Sababu inayonifanya niende maktabani mara kwa mara ni umuhimu wa utulivu unao patikana uko nyumbani au maeneo mengine kunaweza kuwa na kilele au usumbufu unaoweza kunifanya nishidwe kuzingatia masomo. Maktabani kuna utaratibu wa kimya na heshima kwa wasomaji wengine. Jambo linalo nisaidia kuzingatia zaidi. Pia, uwepo wa vitabu vingi na raslimari mbalibali hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya ambayo pengine singeyapata kwa urahisi mahali pengine. Zaidi ya hayo, maktaba hunisaidia kukuza tabia ya kusoma mara kwa mara. Ninapo jiwekea ratiba ya kuenda maktabani. Mara tatu kwa wiki, ninajenga nidhamu ya kujisomea. Nidhamu hii hunisaidia kujiandaa vyema kwa mitihani na kazi za darasani. Wakati wa mitihani unapokaribia ninaweza kuongeza idadi ya siku ninazoenda maktabani hadi mara nne au tano kwa wiki ili kuhakikisha nimejiaandaa kikamilifu. Wakati mwingine pia huenda maktabani kwa ajili ya kukutana na wenzangu kwa masomo kwa majadiliano ya vikundi. Hapa, tunabadilishana mawazo, kuulizana maswali, na kusaidiana kuelewa masomo mangumu. Hii hufanya uzoefu wa maktabani kuwa wakuvutia zaidi. Kwani si kusoma pekee yangu, tu bali pia kushirikiana na wengine. Kwa ujumla, naweza kusema kuwa ninaenda maktabani mara tatu kwa wiki. Kwa kawaida lakini idadi hiyo inaeza kuongezeka kulingala na mahitaji ya masomo au malengo yangu binafsi. Kwangu maktaba ni sehemu muhimu sana katika safari yangu ya kielimu na ninaona fahari kuwa miongoni mwa watu wanaodhamini utamaduni na wakusoma na pia kutafuta maarifa. Asante.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni hatuwa muhimu katika kulinda mazingira na hafya ya binadamu. Plastiki uchukua mamiya ya miaka kuoza na mara nyingi kuhishia kwenye mito. Bahari ama mashamba ambako huadhiri viumbe na hata kuingia kwenye mnyororo wa chakula. Hili kupunguza matumizi ya plastiki, mtu binafsi anaweza kuhanza na mabadiliko madogo katika maisha ya kila siku ambayo yakifanywa kwa udhabiti huleta matukio makubwa. Kwanza, ni muhimu kubadilisha mtazamo kuhusu matumizi ya bidhaa za plastiki za mara moja. Hizi ni kama mifuko ya plastiki, chupa za maji, vijiko na uma za plastiki. Vikombe na saani za plastiki na vifunganisho vya chakula. Badala ya kutumia mifuko ya plastiki, kila unapoenda sokoni au dukani, unaweza kubeba mfuko wa kitambaa au kikapu, kinachoweza kutumika tena. Mfuko mmoja wa kitambaa unaweza kudumu kwa miaka katha. Hivyo kupunguza mamiya ya mifuko ya plastiki, ambayo ungetumia. Pili, tumia chupa ya maji inayoweza kujaza tena badala ya kununua maji kwenye chupa za plastiki kila siku. Ikiwa mtu ununuwa chupa moja ya maji kwa siku, hio ni takriban chupa mia tatu na sitini na tano kwa mwaka. Kukubadili na kutumia chupa moja ya kudumu, unapunguza taka hizo zote. Hivyo hivyo, unaweza kutumia vikombe vya chuma au glasi kwa vinywaji badala ya vikombe au vikombe vya plastiki. Tatu, punguza kununua bidhaa zenye vifunganisho vingi vya plastiki. Unapofanya manunuzi, chagua bidhaa zilizo kwenye vifunganisho kwa karatasi, glasi au metali. Au nunua kwa wingi, yani bulk buy, ili kupunguza taka za vifunganisho. Kwa mfano, badala ya kununua mboga zilizofungwq kwenye plastiki, nunua mboga za wazi na uzihifadhi kwenye vyombo vya nyumbani vinavyoweza kutumika tena. Nne, tumia vyombo vya kuifadhi chakula, vinavyoweza kutumika mara nyingi kama vile vya glasi au chuma cha pua. Pia epuka kutumia mifuko ya plastiki ya kuifadhia chakula kila mara. Pia unapopika au kubeba chakula kazini au shuleni, tumia boksi la chakula, la kudumu badala ya kufunganisha kwa plastiki. Tano, fanya mazoea ya kurejeleza, au kwa kimombo recycling, plastic zinazobaki. Ingawa lengo kuu ni kupunguza matumizi, bali kuna plastiki ambazo uwezi kuhepuka. Hakikisha unazitenganisha na taka nyingine na kuzipeleka kwenye vituo vya urejelezaji kama vinapatikana katika eneo lako. Hii husadia plastiki kutumika tena badala ya kutupwa. Sita, toa elimu kwa wengine. Ongea na familia, marafiki na jamii kuhusu madhara ya plastiki na umuhimu wa kupunguza matumizi yake. Mabadiliko kweli hutokea pale jamii nzima inaposhiriki. Unaweza pia kushiriki katika kampeni za usafi wa mazingira kama kusafisha fukwe au mitaa, ili kuongeza uelewa wa kuhamasisha wengine. Unga mkono sera na biashara zinazopunguza plastiki. Nunuwa kutoka kwa kampuni zinazotumia vifunganisho rafiki kwa mazingira, au zinazotowa chaguo la kujaza tena. Pia unaeza kuunga mkono sera za serekali, zinazopiga marufuku au kupunguza matumizi ya plastiki za mara kwa mara.

Asande sana kwa swali hili na kwa ngu lengo la muda mrefu kazi ni ni kujenga taluma imara, enye kwa nikio na enye mchango chanya kwa jami. Na tamani kuwa mtaalamu anayeshimika katika eneo langu la kazi kwa kuwonyesha wadilifu, bindi na ubunifu katika majukumu yangu ya kila siku. Hili kufikia hapo, ninapanga kuendelea kujifunza na kujiendeleza kitaluma kupitia mafunzo, semina na uzoefu wa vitendo kazini. Katika muda mrefu, ninakusudia kupanda ngazi za uongozi na kuwa katika nafasi ambayo itanirusu kufanya mamuzi muhimu na kuongoza wengine. Uongozi kwangu siicheo tu, bali ni uwezo wa kuwahamasisha na kuwawezesha wenzangu, kufanya kazi kwa ufanisi na pia kushirikiana. Pia ningependa kuwa kiongozi anayesikiliza maoni ya wengine, anayetoa umelekeo mzuri, na pia anayejenga mazingira ya kazi enye shima na usawa. Pia, ninalengo la kuchangia ukuwaji wa taasisi, ninaoifanyia kazi. Hini pamoja na kubuni au kushiriki katika miradi itakayo boresha uduma au bidhaa zinazo tolewa. Natamani kuona mchango wangu ukisaidia taasisi, kufikia malengo yake ya muda mrefu, kama vile kuongeza wateja, kuboresha ubora wa uduma na kupanua shugli zake. Haa, mafanikio ya taasisi ni mafanikio yangu pia. Haitha, lengo langu ni kupata udhabiti wa kifedha na maendeleo kibinafsi kupitia kazi yangu. Haa, kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi. Ninatarajia kupata fursa za kupandishwa cheo, kuongezwa mshahara na kutambulia kwa mchango wangu. Hii tanisajia kuboresha maisha yangu na familia yangu pia. Pomoja na kupanga mipango ya badae kwa wakika zaidi. Vile vile, ninatamani kuwa chanzo cha hamasa kwa wengine. Asa, vijana, wanaoanza safari yao kikazi. Kupitia uzoefu na mafanikio nitakayoya pata. Ningependa kuwashauli na kuwaongoza wengine. Hili nao waweze kufikia malengo yao. Kwa kufanya hivyo, nitakuwa si tuu, nimefanikiwa binafsi. Bali pia nimeacha alama chanya katika jami. Kwa jumla, lengo langu la muda mrefu kazini ni kukua kitaluma, kushika nafasi ya uongozi, ya maendeleo ya taasisi na kuwa mfano mzuri kwa wengine. Ninaamini kuwa kwa nidhamu, kujifunza kila siku na kufanya kazi kwa moyo wote, nitaweza kufikia malengo hayo na kujenga mstakabali mpya. Bora, santi.

Asante sana kwa swali hili. Ni napoulizwa ni wanyama wa aina gani ninaowapenda zaidi, huwa najikuta nikitabasamu kwa sababu ukweli ni kwamba. Napenda wanyama wa aina nyingi sana. Kila mnyama ana uzuri wake wa kipekee. Hata hivyo kuna baadhi ambao hunivutia zaidi kwa sababu ya tabia zao, akili zao. Au uhusiano wao wa karibu na binadamu. Kwanza kabisa, napenda sana mbwa. Mbwa anajulikana kwa uaminifu wao na hali ya juu, wa hali ya juu. Mara nyingi, huitwa rafiki bora wa binadamu. Na kwa maoni yangu, hilo si jambo la bahati mbaya. Mbwa ana uwezo wa kutambua hisia miliki wao. Wanaweza kuhisi furaha, huzuni, au hata wasiwasi. Kuna taafiti zinazoonyesha kuwa. Mbwa wanaweza kuelewa maneno kadhaa ya binadamu. Hata zaidi ya mia, mia moja kulingana na mafunzo. Hii inanifanya niwaone kama viumbe wenye akili na moyo wa kipekee. Pia napenda jinsi walivyo tayari kulinda familia zao bila kusita. Pili, napenda paka. Ingawa watu wengine huona paka kama wanyama wenye kujitegemea sana. Mimi naona hilo kama sifa ya kuvutia. Paka wana haiba ya kipekee, wanaweza kuwa wapole na watulivu, lakini pia wachangamfu wanapocheza. Mliyo wa paka unapo washika, huwa na athari ya kutuliza sana. Watafiti wanasema sauti hiyo inaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa binadamu. Zaidi ya hayo, paka ni wasafi sana na hupenda kujitunza kila mara. Bali na wanyama wa kufugwa, ninavutiwa sana na wanyama wa porini, hasa tembo. Tembo ni wakubwa, lakini pia wana upole wa ajabu. Wanajulikana kuwa na kumbu kumbu nzuri. Ndio maana kuna msemo usemao, tembo asahau. Wanaishi katika makundi ya kifamilia. Huonyesha upendo na ushikamano. Kuna ushahidi unaoonyesha kuwa tembo wananweza kuomboleza wanapo poteza wenzao. Hilo linaonyesha jinsi walivyo na hisia, na uelewa wa kijamii. Napenda pia simba, mfalmw wa wanyama. Simba hunivutia kwa sababu ya ujasiri wao na muundo wao wa kijamii. Wanaishi katika makundi yanayoitwa pride, ambapo hushirikiana katika kuwinda na kulinda eneo lao. Ndume mara nyingi hulinda kundi, huku majiko yakishirikiana katika uwindaji. Ushirikiano huu unaonyesha umuhimu wa umoja na majukumu ndani ya jamii. Vile vile ninavutiwa na ndege, hasaa tai. Tai wana uwezo wa kuruka juu sana angani na kuona vitu kwa umbali mkubwa ajabu. Macho yao ni makali zaidi kuliko ya binademu kwa mara kadhaa. Wanawakilisha uhuru na nguvu. Ninapowaona wakiruka juu ya milima au bahari. Nahisi kama wanabeba ujumbe wa matumaini na uhuru usio na mipaka. Kwa ujumla, siwezi kusema napenda aina moja tu ya mnyama. Napenda wanyama wa kufugwa na kwa sababu urafiki wao hasaa na binadamu. Na napenda wanyama wa porini kwa sababu hayo nguvu na uzuri wao wa asili. Kila mnyama ana nafasi yake katika dunia hii na kila mmoja anachangia katika usawa wa mazingira. Kwa maoni yangu, kujifunza kuhusu wanyama ku hutufundisha huruma, uvumilivu na umuhimu wa kuheshimu viumbe wengine. Hivyo basi jibu langu ni kwamba napenda wanyama wengi lakini hasa wale wanaoonyeshe uaminifu, akili na mshikamano katika maisha yao ya kila siku.

Asanti sana kwa swali hilo. Swali hili la ninapo pahari ni muhimu sana. Kwa sababu katika dunia ya leo, taarifa zinapatika na kwa wiki kupita kiasi. Kwa mtazamo wangu, haya kuna vianzo mbalimbali vinavyoweza kunipa habari. Na kila chanzo kina umuhimu wake kulingana na aina ya taarifa ninayohitaji. Kwanza, moja wapo ya vyanzo vikuu vya habari ni vyombo vya habari vya mtandaoni. Tovuti za magazeti, vituo vya televisheni na redio huchapisha habari kila siku kuhusu siasa, uchumi, michezo ya sayansi na mambo ya kijamii. Faida ya vyanzo hivi ni kwamba taarifa huwa zimeshahakikiwa na wahariri kabla ya kuchapishwa. Hata hivyo ni muhimu kuchagua tovuti zinazoaminika na zenye sifa nzuri ili kuepuka habari potovu. Pili, mitandao ya kijamii ni chanzo kingine cha habari. Watu wengi upata habari kupitia mitandao hii hasa mimi hupata habari zangu kutoka kwa majukwaa kama vile facebook, x zamani ilioyoitwa twitter, instagram au youtube. Mitandao hii hutoa habari kwa haraka sana. Wakati mwingine hata kabla ya vyombo vya habari vya kawaida kuripoti. Lakini changamoto yake ni kwamba si kila taarifa inayosambazwa humo ni sahihi. Ndiyo maana ni muhimu kuthibitisha habari kwa kuangalia chanzo kabla ya kuikubali au kuisambaza. Chanzo kingine muhimu ni vitabu na majarida. Ingawa si vya haraka kama mtandao vitabu hutoa taarifa za kina na zilizofanyiwa utafiti wa muda mrefu. Kwa mfano, kama nataka kuelewa historia ya nchi fulani au mada ya kisayansi kwa undani, kitabu huwa ni chaguo bora. Majarida ya kitaaluma pia hutoa matokeo ya tafiti mpya. Hasa katika nyanja kama tiba, teknolojia na sayansi ya mazingira. Vile vile, redio na televisheni bado ni vyanzo muhimu vya habari. Watu wengi husikiliza redio asubuhi au jioni kujua matukio ya siku, televisheni hutoa taarifa pamoja na picha na video. Jambo linalosaidia kuelewa tukio kwa urahisi zaidi. Katika maeneo ambao upatikanaji wa interneti ni mdogo, redio hasa huwa chanzo kikuu cha habari. Zaidi ya hayo, mazungumzo na watu wengine yanaweza kuwa chanzo cha habari. Wakati mwingine watu hushiriki taarifa walizosikia au kusoma. Hata hivyo, habari za mdomo kwa mdomo zinaeza kupotoshwa na kwa urahisi. Hivyo ni busara uzihakiki kabla kuziamini kikamilifu. Pia, kuna mashirika rasmi na taasisi za serekali zinazotoa taarifa kupitia tovuti zao au matangazo rasmi. Hizi ni muhimu hasa pale ambapo kuna maswala ya sera, sheria, au tahathari za kiafya. Taarifa kutoka kwa vyanzo rasmi, mara nyingi huwa na uhakika zaidi, ingawa bado ni vizuri kuzilinganisha na vyanzo vingine. Kwa ujumla, kupata habari kunahitaji umakini na busara. Si chanzo kimoja tu kinachotosha mara nyingi ni vyema kulinganisha taarifa kutoka vyanzo mbalimbali ili kupata picha kamili. Katika enzi hii ya teknolojia, habari hupatikana kwa urahisi sana. Lakini jukumu la kuchambua na kuthibitisha lipo mikononi mwa msomaji au msikilizaji kwa hiyo. Kwa hiyo ninapopata habari, ninajitahidi kutumia mchanganyiko wa vyombo vya habari vya mtandaoni. Mitandao ya kijamii, vitabu, redio, televisheni na vyanzo rasmi ili kuhakikisha kuwa nina taarifa sahihi na za kuaminika.

Asante sana kwa swali hili. Katika zama za leo, ninapopata nafasi ya kutazama video mtandaoni. Huwa ninatumia majukwaa mbalimbali kulingana na aina ya kitu ninachotafuta. Muda ni niliyonao na lengo langu la kutazama video hizo. Kwa ujumla, video mtandaoni zimekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Si kwa kusukumwa tu na burudani bali pia kwa ajili ya kujifunza mambo mapya. Kupata taarifa za haraka, kuungana na hadhira mbalimbali na hata kuchochea ubunifu kibinafsi. Katika majibu haya, kwanza kabisa, chombo cha kwanza ambacho huwa nakitumia sana ni YouTube YouTube ni mojawapo ya majukwaa makubwa na ya zamani zaidi ya kushirikisha video mtandaoni na video za aina nyingi sana. Kuanzia burudani, elimu, utangazaji wa moja kwa moja, hadi michezo na mziki kupitia YouTube naweza kupata mafunzo ya kitu chochote nilichotaka kujifunza. Kama vile kupika chakula, kipya, kujifunza lugha mpya, au hata kujifunza mbinu za programu za kompyuta. Pia, YouTube ina chaguzi za kuunda orodha ya kucheza, kutengeneza orodha ya video, zinazotaka kuangalia baadaye na kueka alama video ambazo nimezipenda. Ili niweze kuzirejea baadaye. Moja ya vitu ninavyopenda kuhusu YouTube ni uteuzi mpana wa video za kisanii na mziki kutoka kwa wasanii tofauti duniani kote. Jambo linalofanya niweze kufuraia aina nyingi za mtindo, wa mziki na tamaduni. Mbali na YouTube, TikTok pia ni jukwaa lingine ambalo huwa natumia mara kwa mara. Hasa wakati nina muda mfupi au ninataka kufuraia video fupi za haraka. TikTok inajulikana kwa video za sekunde chache hadi dakika moja zilizojaa ubunifu, vichekesho, changamoto za mitindo tofauti, tija na mwanga wa maisha kila siku. Video hizo fupi fupi zinavutia kwa sababu mara nyingi zimeandaliwa kwa umakini mkubwa, wa kuleta hisia za nguvu, kucheka au kufikirisha haraka bila kukuchosha. Zaidi hayo, tiktok ina uwezo wa kunionyesha video kulingana na vitu ninavyovutiwa navyo. Jambo linalofanya uzoefu wangu wa kua bora zaidi kila ninapopeana muda kutumia jukwaa hilo. Pia instagram ni maarufu kwa ajili ya video fupi zinazojulikana kama reels pamoja na video ndefu zaidi ambazo zinaeza kupakiwa kwa moja kwa moja kwenye wasifu wa mtumiaji. Instagram inaunganisha sana picha na video. Hiyo mara nyingi hukua chanzo changu cha kuona video zinazohusiana na maisha ya marafiki zangu wasani ninaowapenda na akaunti za maswala ya burudani au bahari. Katika Instagram video nyingi huwa zimeandaliwa kwa mtazamo wa mtindo wa maisha huchanganya mziki habari maalum na ujumbe wa haraka wa kuwasilisha hisia au taarifa kwa upande mwingine kuna Facebook ambayo pia ni chanzo cha video nyingi mtandaoni ingawa natumia Facebook zaidi kwa ajili ya kuungana na marafiki na familia. Mara nyingi nashangaa kuona video za moja kwa moja, za matukio inayotokea, ulimwenguni, matangazo ya burudani, na video za vyombo vya habari, vinavyoshiriki habari za haraka kupitia jukwaa hilo. Facebook pia ni sehemu ya video inayoitwa Facebook watch ambayo ina video inayopangwa kulingana maslahi ya mtumiaji na unaweza kutazama taarifa yenye usimulizi wa video au hata matangazo ya moja kwa moja.

Asante sana kwa swali hili. Juisi ya matunda nayoipenda zaidi ni juisi ya embe. Kati ya juisi zote nilizo wahi kuonja. Juisi ya embe hunivutia kwa ladha yake tamu, ya asili, harufu yake nzuri na unene wake laini unaoshiba. Kila ninapo pata glasi ya juisi ya embe, ilio tengenezwa vizuri nahisi kama napata mchanganyiko. Kamili wa ladha na virutubisho muhimu kwa mwili. Kwanza kabisa, ninapenda juisi ya embe kwa sababu ya utamu wake wa asili. Tofauti na juisi nyingine, zinazo hitaji kuongezwa sukari, nyingi. Embe lililo iva vizuri huwa tayari lina utamu wa kutosha. Hii inanifanya nifurahie juisi yake bila kuwa na wasiwasi wa sukari ya ziada. Ladha yake huwa laini mdomoni na huwacha hisia ya kuridika baada ya kunywa. Pili, juisi ya embe hunikumbusha nyakati za msimu wa maembe, ambapo matunda hupatikana kwa wingi. Kuna aina nyingi za maembe kama vile dodo, apple au kent na kila aina ina ladha yake malumu. Ninapenda zaidi juisi inayotengenezwa kwa maembe, yalio vizuri, yalio sagwa bila maji mengi, sana hili iwe nzito kidogo. Juisi nzito hunifanya nijisikie kama nakula tunda lenyewe, si tu kwa maji yenye ladha. Bali na ladha, juisi ya embe ina faida nyingi kiafya. Embe lina vitamini A ambao husaidia macho na ngozi kuwa na afya nzuri. Pia lina vitamini C inayosaidia kuimarisha kinga ya mwili. Hii inanifanya nijisikie vizuri, nikijua kuwa ninapokunywa juisi ya embe. Sio tu nina burudika, bali pia nachangia afya yangu. Hata hivyo, si kwamba sipendi juisi nyingine. Juisi ya chungwa pia naipenda sana, hasa asubuhi. Na ladha ya uchachu na utamu unaochangamsha mwili. Juisi ya tikitimaji pia, huburudisha na kuondoa kiwa haraka. Lakini nikitakiwa kuchagua moja tu, bado juisi ya embe itakuwa ndiyo ninayoipa nafasi ya kwanza. Napendelea juisi ya asili ilio tengenezwa nyumbani kuliko ya dukani. Juisi ya nyumbani huwa safi zaidi na haina vihifadhi vingi ninapokuwa na muda napenda kukata maembe vipande. Kuyasaga kwa mashine maalum na kisha kueka juisi kwenye friji. Ipoe kidogo kabla ya kunywa. Wakati mwingine naweza kuongeza matone machache ya limao ili kuongeza ladha kidogo ya uchachu. Kwa ujumla, juisi ya embe ni chaguo langu la kwanza kwa sababu ladha yake tamu, harufu yake ya kuvutia na faida zake za kiafya. Hunifanya nijisikie kwenye furaha na kuridhika kila ninapoinywa. Ingawa kuna juisi nyingi nzuri kama za nanasi, zabibu au paipai, bado juisi ya embe ndiyo ninayoipenda zaidi. Ni mchanganyiko wa burudani na afya katika glasi moja asante.

Kwa swali hili. Swali la jinsi yenye navyo hifadhi data ni muhimu. Sana katika dunia la leo ambayo inategemea teknologia na taarifa za kidijitali. Data inaweza kuwa nyaraka za kazi, picha, video, kumbu kumbu, binafsi, au tarifa za kifedha. Kwa hiyo, kuifadhi data kwa usalama na mpangilio mzuri ni jambo la msingi ilikuebuka upotevu. Au wizi wa taarifa. Mimi huifadhi data yangu kwa kutumia njia kadhaa hili kuwakikisha ipo salama na inaweza kupatikana kwa urahisi. Ninapo itaji. Kwanza kabisa, natumia ifadhi ya ndani ya kifadhi yangu kama kompyuta au simu. Ifadhi hii ni raisi kwa sababu data upatikana moja kwa moja bila kuitaji interneti. Hata hivyo, ninajua kuwa kifaa kinaweza kuaribika au kupotea. Hiyo stegemei njia hii pekee, ndiyo maana ninachukua hatua za ziada, za kujilinda. Pili, ninatumia ifadhi ya mtandaoni, yani cloud storage. Huduma kama OneDrive, OneDrive, au Dropbox. Urusu kuifadhi faili kwenye sever za mtandao. Faida yake ni kwamba, ninaweza kufikia data yangu popote nilipo. Mradi tu ni na muunganisho wa interneti. Pia, hata kama kifaa changu kitapotea au kuaribika, bado data yangu itakuwa salama kwenye account yangu ya mtandaoni. Hata hivyo, nalinda account hizi kwa kutumia neno siri, imara na uthibitishaji wa hatua mbili, hama two-factor authentication, ili kuzuia watu wa siusika kuingia. Tatu, ninatumia nakala rudufu, yani backup. Nakala rudufu ni njia ya kuhifadhi data mahali pengine ili ikiwa data ya awali itapotea, bado niwe na nakala yake. Kwa mfano naeza kuhifadhi faili muhimu kwenye diski kuu ya nje, ama external drive, external hard drive, au kifaa cha USB. Kwa kawaida ni vyema kufanya nakala rudufu mara kwa mara. Angalau mara moja kwa wiki au mwezi kulingana na umuhimu wa data. Nne, ninaweka utaratibu wa kupanga data vizuri. Ninaunda mafolder yenye majina yanayoeleweka ili hiwe raisi kupata faili ninazohitaji. Kwa mfano, ninaweza kuwa na umuhimu, kuwa na folder za kazi picha, miradi, au nyaraka muhimu. Kupanga data kuna punguza hatari ya kufuta faili, kimakosa na huraisisha usimamizi wake. Pia, ninahakikisha kuwa kifaa changu kina kinga dhidi ya virusi, yani antivirus na programu hasidi, au malware. Vizuri virusi vinaweza kuharibu au kuiba data bila mimi kujua. Kwa hiyo ninaeka programu za ulinzi na kuzisasisha mara kwa mara aitha singii kwenye tovuti zisizo salama wala kubofia viungo visivyo julikana. Vinavyoweza kuhatarisha usalama wa taarifa zangu. Vile vile ninatumia neno siri madhubuti. Neno siri imara huwa na mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama malumu epuka kutumia taree ya kuzaliwa au majina rahisi yanayoweza kukisiwa kwa urahisi pia siwezi kutumia neno siri moja kwa akounti zote badala yake ninatumia neno siri tofauti ili kupunguza atari ya akounti nyingi kuvamiwa kwa wakati mmoja kwa ujumla, kuifadhi data kunaitaji tahadhari na mipango mathubuti. Stumii njia moja tuu bali mchanganyiko wa ifadhi ya angani, ifadhi ya mtandaoni, nakala rudufu, na ulinzi wa usalama wa kidigitali. Lengo langu ni kuwakikisha data yangu ipo salama, imepangwa vizuri, na inaweza kupatikana wakati wowote ninapoitaji.

Asante sana kwa swali hili. Kuna mambo mengi ya nayo nifanya ni cheke na mara nyingi kicheko changu utokana na hali raisi za maisha ya kila siku. Kwangu mimi kucheka situ hasira ya ishara. Situ ishara ya furaha bali pia ni njia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha usiano na watu wengine. Kicheko kinanguvu kubadilisha hali ya hewa. Ya moyo kwa sekunde chache tu kwa kabisa, vichekesho vya kawaida unifanya ni cheke sana. Ninapo kutana na mtu mwenye utani wa asili. Hanejua kuchagua maneno kwa ustadi na kuyatoa kwa wakati sahihi. Shindwa kujizuia kucheka. Wakati mwingine nitukio ndogo tu. Kama mtu kuchanganya maneno bila kukusudia inaeza kuwa kuleta kicheko cha dhati. Ucheshi wa gafla huwa na mvuto wa kipeke kwa sababu haupangiwi pili napenda kuangalia vipindi au video za ucheshi. Uchizo za vichekeo, michezo za kuigiza au hata vipande vifupi vya video vina vyonyesha matukio ya kuchekesha. Unifanya nitabasamu na kucheka kwa sauti. Wakati mwingine hata wanyama wanaofanya vituko vya ajabu. Kama paka, kuruka, vibaya, au mbwa kuogopa kivuli chake huweza kunifanya nicheke bila kujizuia. Pia marafiki na familia yangu ni chanzo kikubwa cha kicheko changu. Wakati tunapokaa pamoja na kukumbuka matukio ya zamani. Asa hili ya liyokuwa na yaibu au ya siotarajiwa. Mara nyingi huishia kuwa hadithi za kuchekesha. Kicheko cha pamoja huwa kinaladha ya pekee kwa sababu kinatokana na ukaribu na upendo uliopo kati yetu. Vile vile napenda ucheshi wa akili ule unaoitaji kufikiria kidogo kabla ya kuelewa mtu anapo sema jambo la busara lililo fichwa ndani ya mzaha. Nicheke huku nikivutiwa na ubunifu wake. Ucheshi wa aina hii huonyesha uwezo wa mtu kutumia lugha na mawazo kwa ustadi. Wakati mwingine mimi mwenyewe hunichekesha. Kuna nyakati ninapofanya kosa ndogo au kusahau jambo rahisi, badala ya kukasirika na chagua kuligeuza kuwa sababu ya kucheka. Kucheka makosa madogo usaidia kupunguza uzito wa hali na kunifanya nijisikie huru zaidi. Haitha, hali ya kushangaza au zisizo tarajiwa zinaweza kunifanya nicheke. Kwa mfano, mtu anapo jibu swali kwa namna isio tarajiwa kabisa, lakini isio ya kuudhi. Mara nyingi huibua kicheko cha gafla, mchanganyiko wa mshangao na ubunifu huleta furaya ya papo hapo. Kwa ujumla, kinacho nifanya nicheke ni mchanganyiko wa ucheshi, ukaribu wa watu ni nao wa penda, na mtazamo chanya wa maisha. Na amini kuwa kicheko ni dawa nzuri ya moyo. Tafiti zinaonyesha kuwa kucheka kunaeza kumsaidia mtu kupunguza msongo wa mawazo na hata kuboresha mzunguko wa damu. Hivyo basi nathamini sana kila nafasi ninayopata ya kucheka. Hiwe ni kwa sababu ya mzaha ndogo, tukio la gafla au kumbukumbu nzuri. Maisha ya na changamoto zake lakini uwezo ya kucheka katikati ya changamoto hizo. Unifanya niendele kuwa na matumaini na furaha.

Sante sana kwa swali lako nzuri. Kwa kawaida, naenda sinema mara moja au mbili kwa muezi. Kutegemea na ratba yangu na filamu zilizo toka. Sipendi kukosa filamu nzuri, hasa zile za kusisimua au za vichekesho. Kwa sababu zina nisaidia kupunguza mawazo baada ya wiki ndefu ya kazi au shugli. Kwa wastani, hiyo inakua kama mara kumi na mbili hadi shirini kwa mwaka. Siendi kila wiki kwa sababu garama za tiketi na vitafuno vinaweza kuongezeka haraka. Lakini nikipata ofa au filamu ambayo nimesubiri kwa muda mrefu, huwasiwezi kujizuia. Mara nyingi napenda kuenda ijumaa jioni au jumamosi mchana Juma jioni na nifaa kwa sababu ni kama zawadi ya kujipongeza baada ya kumaliza majukumu ya wiki. Haa, kuna hali fulani ya furaha unayoisikia ukiingia kwenye jengo la sinema. Harufu ya popcorn, ikipepea hewani, taa zikiwa zimepunguzwa na screeni kubwa ikiwa tayari kuanza kuangaza. Hiyo hali pekee yake inanifanya nijisikie nipo sehemu maalum. Siendi peke yangu, mara nyingi napenda kuambatana na rafiki yangu. Mtu wa karibu kwa sababu kushirikiana hisia wakati wa filamu ni kitu kizuri. Haa, tukicheka pamoja kwenye sehemu ya kuchekesha, au tukishtuka kwenye setisha. Kuna kuwa na kumbukumbu ya pamoja. Wakati mwingine tukitoka nje ya ukumbi, tunajadili filamu ile kwa dakika kama ishirini au zaidi. Tukikosoa tukisifia au hata tukibishana kidogo kuhusu mwisho wake. Hiyo mijadala hunifanya ni hisi kwamba kuenda sinema si kuangalia tu, bali ni uzoefu kamili. Kuna nyakati pia nachagua kuangalia filamu nyumbani hasa kama sina muda mwingi. Lakini ukweli ni kwamba screeni kubwa na sauti ya ukumbi wa sinema ni tofauti kabisa. Kwa mfano, sauti ya mfumo wa Dolby au speaker kubwa zinazo tikisa kiti chako. Wakati wa tukio la mlipuko, huongeza msisimuko kwa asilimia kubwa sana. Iyo ni sababu mojawapo inayonifanya bado nipende kuenda cinema badala ya kutegemea televisheni tu. Kwa ujumla, siendi sana kupita kiasi, lakini pia siachi kabisa. Naiona kama burudani ya kati, si ya kila wiki, lakini ya mara kwa mara ili kuweka maisha na ladha ya kipekee nikihesabu vizuri, mara moja au mbili kwa mwezi inanitosha kabisa na kunifanya nibaki na hamu ya filamu inayofuata.

Asante sana kwa swali hilo. Ningependa sana kufuga mbwa. Hasa aina ya German Shepherd au la Broader Retriever. Kwa sababu ni wanyama wenye akili sana na wana uaminifu wakipekee kwa mmiliki wao. Kama ningekuwa na nafasi na mazingira ya na yofaa, huyo ndiye mnyama ambaye ningemchagua kwa moyo wote. Mbwa situ mnyama wakufugwa. Bali ni rafiki wakaribu anaye kuwa sehemu ya familia. Kwa mwonekano, ningependa awe na manyo ya laini na yenye kung'a. Rangi ya kahawia, iliyo changanyika na nyeusi. Macho makubwa yenye mwanga na uelewa na masikio yaliyo simama kidogo kuonyesha umakini wake. Ningependa awe na mwili wenye nguvu lakini si mkubwa kupita kiasi ili awe kucheza na kukimbia bila shida. Mkia uwe mrefu na wenye manyo ya kiasi. Ukitingishika kila mara anapofurahi. Tabasamu la mbwa linaonekana kwenye jinsi anavyo fungua mdomo kidogo na kutoa ulimi nje. Kitu ambacho huleta furaha ya haraka moyoni. Tabia ninazo zipenda kwa mbwa ni uwaminifu, ucheshi na upendo. Mbwa wengi huwa natabia ya kumfuata mmiliki wao kila mahali. Hata kama nikutoka sebuleni hadi jikoni. Hiyo inanifanya nihisi ninadhaminiwa pia hupenda kucheza ukimrushia mpira mara kumi ataukimbiza mara zote kumi bila kuchoka. Huo uchangamfu wao ni wakuvutia sana. Germanshepherd kwa mfano, anajulikana kwa ulinzi na akili yake. Wakati labrado anajulikana kwa urafiki na upole wake, hasa kwa watoto. Kitu cha kuchekesha ambacho mbwahufanya mara nyingi ni kukimbia gafla kwa furaha bila sababu inayoonekana au kujizungusha akijaribu kuushika mkia wakemwenye. Wakati mwingine anaweza kulala chali na miguu juu kama mtoto mdogo asiye na wasiwasi wowote. Pia kuna ule mtazamo wao wa hatia wanapofanya kosa kama kuharibu kitu kuinama kidogo macho yakionekana kama yanaomba msamaha au huo mchanganyiko wa ucheshi na hisia huleta uhusiano wa karibu. Sababu ni nazo penda wanyama wakufugwa kwa ujumla ni kwamba huleta utulivu na furaha nyumbani. Tafiti nyingi zinaonyesha kwamba, kucheza aukukaana mnyama wakufugwa, kunaeza kupunguza msongowa mawazo na hata kushusha mapigo ya moyo. Kwa mfano, mtu anaporudi nyumbani a kiwa amechoka, mbwa akimlaki kwa furaha kubwa, kanakwamba hajamwona kwa mwaka mzima. Moyo hujashukurani na furaha. Kwaupande wa wanyama, hasa wanyama pori, wakufugwa, siungi mkono kuwa fuga bila sababu maalumu. Wanyama pori kama simba au chui wana stahili kuishi katika mazingira yao ya asili isipokuwa kama wako kwenye hifadhi maalum kwa ajili ya ulinzi au utafiti. Ninachopenda zaidi ni wanyama wana oweza kuzoea maisha ya nyumbani bila kuumizwa au kuteseka. Kwa kifupi, ninge mchagua mbwa kama mnyama wangu wakufugwa kwa sababu ya uaminifu, ucheshi na upendo wake. Mwonekano wake wakuvutia, tabia zake za kuchekesha na uwezo wake wakua rafiki wakweli hunifanya ni wapende sana wanyama wakufugwa. Kuwa na mnyama kama huyo ni kama kuwa na rafiki ambaye hasaliti anaye kuletea furaha kila siku.

Asante sana kwa swali hili na ninacho kipenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira yake ya ukuwaji na mshikamano wa watu waliomo ndani yake. Hili si shirika tu la kufanya kazi na kupokea mshahara mwisho wa mwezi bali ni sehemu ambayo najifunza na kuwa ninahisi ninathaminiwa kila siku ninapoingia kazini najisikia kama ninaenda sehemu yenye kusudi, si tu kufuata ratiba. Kitu cha kwanza, ninacho kipenda ni utamaduni wa kushirikiana. Wenzangu hawako kwa ajili ya mashindano yasio na maana. Bali, wanasaidiana ili kila mtu afanikiwe. Kwa mfano, nikikwama kwenye kazi fulani, sihitaji kugopa, kuuliza. Msaada, kuna mtu atakaa nami hata dakika ishirini au thelathini kunielekeza bila kunihukumu. Hiyo inanipa ujasiri wa kujaribu mambo, hasa mambo mapya bila hofu ya kushindwa pia, ninapenda jinsi uongozi unavyoweka mawasiliano wazi. Wakuu wetu hawako mbali nasi kiasi cha kutufikia. Mara nyingi, kunakuwa na mikutano ya mara kwa mara ambapo tunapewa nafasi ya kutoa maoni na hata kama si kila wazo litatekelezwa ukweli kwamba tunasikilizwa unafanya nijihisi sehemu ya maamuzi hiyo ni muhimu sana kwa sababu inanipa motisha ya kufanya kazi na kazi kwa bidii lingine ninalolipenda ni fursa ya kujifunza na kujiendeleza. Shirika langu huandaa mafunzo mara kwa mara iwe ni warsha semina au kozi za mtandaoni kwa mfano mwaka jana nilipata nafasi ya kuhudhuria mafunzo yaliyodumu wiki mbili ambayo yaliongeza ujuzi wangu kwa kiwango kikubwa. Hilo lilinisaidia kuboresha utendaji wangu na hata kunifanya nijiamini zaidi ninapo tekeleza majukumu yangu. Napenda pia namna shirika linavyo thamini muda na ustawi wa wafanyikazi. Kuna uwiano mzuri kati ya wafanyikazi na maisha binafsi ingawa, kuna nyakati za kuwa busy, sana, bado kuna heshimiwa, mapumziko na likizo. Hilo hunifanya nisiwe na msongo wa mawazo wa kupindukia. Najua ninapo fanya kazi kwa bidii, pia nina haki ya kupumzika. Kuhusu mazingira ya kazi ni safi na yanayovutia. Una mpangilio mzuri wa ofisi, vifaa vya kisasa, vinavyo rahisisha kazi, na hata sehemu za kupumzika kidogo wakati wa mapumziko. Hata vitu vidogo kama kahawa au chai ofisini huchangia kufanya mazingira yawe rafiki zaidi lingine ninalolipenda ni fursa ya kujifunza na kujiendeleza jambo ambalo huongeza mshikamano zaidi ya yote, ninapenda kusudi la shirika langu. Najua kazi ninayofanya ina mchango fulani kwa jamii au kwa wateja wetu si tu kazi ya kukamilisha majukumu bali ni huduma inayogusa maisha ya watu wengine kwa mamna moja au ingine. Hilo hunipa hisia ya fahari na maana. Kwa ujumla, ninachokipenda kuhusu shirika langu ni mchanganyiko wa watu wazuri, ungozi unaosikiliza, fursa za maendeleo na mazingira mazuri ya kazi. Hapo ndipo nahisi ninakuwa sio tu kitaaluma bali pia kama mtu binafsi.

Asante sana kwa swali hilo nzuri. Ndiyo, napenda kupanda milima sana kwa sababu nishughuli, inayochanganya mazoezi ya mwili, changamoto za kiakili, na uzuri wa mazingira kwa wakati mmoja. Kupanda milima sijambo rahisi, lakini hilo ndilo hasa linalonivutia. Kuna hisia fulani ya ushindi ninayoipata ninapofika kileleni baada ya juhudi kubwa. Kwa mfano, kupanda mlima wenye urefu wa zaidi ya mita elfu mbili, juu ya usawa wa bahari, kunahitaji maandalizi na uvumilivu. Lakini ukifika juu na kuona mandhari pana ya kilomita nyingi unahisi kila hatua ilikuwa na thamani. Napenda kuanza safari ya kupanda mlima asubuhi mapema. Labda saa kumi na moja alfajiri, wakati hewa bado ni safi na bado na baridi kidogo. Kutembea kwenye njia yenye mawe, miti, na wakati mwingine matope hunifanya nihisi niki karibu na asili. Wakati wa kupanda huwa najifunza kuvumilia na kudhibiti pumzi yangu, kuna sehemu unahisi umechoka na miguu inauma. Lakini unajikumbusha lengo lako na kuendelea hatua kwa hatua. Huu mchakato wa kujishinda mwenyewe ni funzo kubwa maishani moja ya mambo ninayopenda kuhusu kupanda milima ni ukimya wake tofauti na miji yenye kelele za magari na watu milimani kuna utulivu wa kipekee. Unaeza kusikia upepo ukipita kati ya miti au ndege wakiruka juu. Wakati mwingine, ninapumzika kwa dakika tano tu, nikinywa maji na kutazama mbali. Huo muda mfupi hunipa nguvu mpya ya kuendelea. Kupanda milima, pia ni njia nzuri ya kujenga afya. Kwa mfano, kupanda kwa saa tatu mfululizo kunaeza kusaidia kuchoma mamia ya kalori na kuimarisha misuli ya miguu na ya moyo. Ni kama mazoezi kamili ya mwili mzima. Ninapofanya hivyo, mara moja au mbili kwa mwezi nahisi mwili wangu unakuwa imara zaidi na akili yangu kukuwa tulivu. Kitu kingine ninachokipenda ni kushirikiana na wengine. Kupanda milima na marafiki huongeza furaha kwa sababu mnaweza kupeana moyo mnapochoka wakati mwingine mnaweza kucheka kuhusu hali ngumu ya njia au kupiga picha za pamoja mnapofika juu. Picha hizo zinakuwa kumbukumbu nzuri za juhudi na mafanikio. Hata hivyo, najua kupanda milima kunahitaji maandalizi mazuri. Ni muhimu kuvaa viatu vinavyofaa, kubeba maji ya kutosha, angalau lita moja au mbili kulingana na muda wa safari. Na kuwa na chakula kidogo cha kuongeza nguvu kama karanga au matunda. Usalama ni jambo la kwanza kuzingatia. Kwa ujumla, napenda kupanda milima kwa sababu hunipa changamoto hunifanya niwe na afya bora. Na hunirusu kufurahia uzuri wa asili kwa njia ya kipekee. Ni shughuli inayochanganya bidii, uvumilivu na furahal ya ushindi unapofika kileleni. Asante.

Asanti sana kwa swali hili na mara mara nyingi mimi hucheza na marafiki zangu wa karibu. Hasa wale ninaokaa nao mtaani au shuleni. Ninapenda kucheza nao kwa sababu tunafahamiana vizuri na tunaelewana kirahisi. Tunapokutana jioni au weekendi, huwa tunatafuta. Sehemu wazi kama uwanja wa mpira au kiwanja cha shule. Kisha tunaanza mchezo yetuu. Mara nyingi, tunacheza mpira wa miguu kwa sababu ndio mchezo ninaoupenda zaidi. Kila mtu huwa na nafasi yake, wengine wanakuwa washambulizi, wengine mabeki, wengine mara nyingi napenda kuwa, na mimi mara nyingi napenda kuwa kiungo kwa sababu napenda kukimbia na kusaidia timu yangu, kushambulia na pia kurudi kulinda. Mbali na mpira wa miguu, wakati mwngine hucheza ubao au drafti na marafiki zangu wakubwa kidogo. Huu ni mchezo wa kufikiria sana. Hivyo hunisaidia kuongeza umakini na uwezo wa kupanga mikakati. Tunapocheza, hasa drafti huwa tunakaa kimya tukifikiria hatua inayofuata. Lakini pia tunacheka sana pale mtu anapokosea au kunaswa na mtego. Hali hiyo, hunifanya nijisikie furaha kwa sababu si tu kwamba tunacheza. Bali pia tunajifunza kuvumilia na kukubali kushindwa. Nikiwa nyumbani, mara nyingi hucheza na ndugu zangu wadogo, tunaweza kucheza mchezo wa kujificha na kutafutana, au hata kuruka kamba. Wakati mwingine, tunashindana kukimbia kutoka langoni hadi mlangoni, na anayefika wa kwanza, anajiona mshindi wa siku. Michezo hii hunifanya nijisikie karibu zaidi na familia yangu. Kwa sababu tunashirikiana na kufurahia muda pamoja pia napenda kucheza michezo ya simu pamoja na marafiki zangu. Kuna wakati tunacheza michezo ya mpira au mashindano ya magari kupitia simu. Simu zetu ingawa hatuko sehemu moja kimwili bado tunahisi kama tuko pamoja kwa sababu tunawasiliana na kushindana moja kwa moja. Wakati mwingine, tunapanga mashindano madogo kama vile atakaye shinda michezo mitatu mfululizo, atalipwa soda au biskuti na wengine. Kwa ujumla, mimi hucheza mara nyingi na marafiki zangu wa karibu na ndugu zangu. Naamini kucheza nao hunisaidia kupunguza mawazo hunifanya nime na afya nzuri kwa sababu mazoezi na pia kuimarisha urafiki wetu. Kila ninapopata nafasi ya kucheza nao nahisi furaha na nguvu mpya. Ndio maana napenda sana kutumia muda. Hasa muda wangu wa mapumziko nikiwa nao. Tukicheza na kufurahia maisha pamoja.

Asante sana kwa swali hili nzuri. Kila siku ninaposafiri kwenda kazini au kwenye shugli zangu nyingine. Mara nyingi hutumiu usafiri wa umma. Hasa matatu. Hii ndiyo njia niliyoizoea kwa sababu inapatikana kwa urahisi na inafika karibu kabisa na ninapo kwenda. Asubui huamka mapema najitayarisha. Kisha natembea kwa miguu hadi kituo cha matatu kilicho karibu na ninapo ishi. Kutembea huku hunisaidia hata kufanya mazoezi kidogo kabla ya kuanza siku. Ninapofika kituoni mara nyingi nakuta watu wengine wengi wakiwa na subiri usafiri kama mimi. Wakati mwingine foleni huwa ndefu hasa siku za kizazi kama jumatatu za kazi yani kama jumatatu au ijuma. Lakini nimezoea hali hiyo. Haa matatu inapofika hupanda na kukaa kiti kilicho wazi napenda kukaa dirishani kwa sababu napenda kutazama mandhari ya njiani na pia kupata hewa safi. Safari yangu kwa kawaida huchukua takriban dakika thelathini hadi arubaini na tano hutegemea na hali ya barabara na msongamano wa magari. Kuna siku ambazo barabara huwa na foleni kubwa hasa wakati wa asubuhi na jioni. Katika hali kama hiyo, safari inaweza kuchukua zaidi ya saa moja. Ingawa wakati mwingine hali hii hunichosha, nimejifunza kuwa mvumilivu. Mara nyingi hutumia muda huu kusikiliza muziki, kupitia simu yangu au kusoma ujumbe na habari mtandaoni. Hivyo hata kama kuna msongamano, bado najitaidi kutumia muda wangu kwa njia yenye manufaa zaidi. Wakati mwingine kama nina haraka au ninahitaji kufika mahali kwa muda maalum hutumia bodaboda. Hii hunisaidia hasa pale, napochelewa au nikiwa na miadi muhimu.

Asante sana kwa swali hili. Ndiyo, napenda kula samaki mkubwa aliyeandaliwa kwa pilipili kali. Na ukweli ni kwamba chakula hiki hunipa furaha ya kipekee kila ninapokutana nacho mezani. Samaki mkubwa kama vile sankara, changu au papa mdogo. Huwa na nyama nyingi, laini na yenye ladha ya asili inayochangamka, vizuri sana inapo changanywa na viungo vya pilipili kali. Ladha ya ukali inapogusa ulimi, hunifanya nihisi joto la utaratibu, linalosambaa mwilini, na hapo ndipo ninapohisi raha ya chakula cha kweli. Kwanza kabisa, ninapenda samaki mkubwa kwa sababu huwa na nyama, nene na isiyo na mifupa mingi midogo. Hii hunifurahisha kula bila wasiwasi, wa kukwama kwa mifupa kooni. Samaki mkubwa pia huwa na mafuta mazuri ya asili, yanayoongeza ladha. Unapomkaanga au kumchoma vizuri, hadi ngozi hiyo ya dhahabu na yenye ukoko wa kuvutia, alafu ukaweka mchuzi wa pilipili. Kitunguu, tangawizi na kitunguu saumu. Harufu yake tu inatosha kunifanya nipate hamu ya kula hata kama sikuwa na njaa sana. Pili, napenda samaki mkubwa kwa sababu pilipili kali kwa sababu ya mchanganiko, wa ladha tamu na nyama ya ukali wa pilipili. Pilipili kali huchangamsha hisia zangu na kunifanya nihisi kama ninakula chakula chenye, nguvu na uhai. Ha wakati mwingine, nachagua pilipili mbuzi iliyosagwa freshi. Nikachanganya na limau, kidogo, ili kuongeza uchachu wa kuvutia. Mchanganyiko huo huifanya ladha iwe kamili kabisa. Si ukali wa kuumiza, bali ni ukali wa kuvutia. Unaonifanya nitamani kula kipande kingine tena. Aidha, kula samaki mkubwa mwenye pilipili kali hunikumbusha mazingira ya pwani au ziwa. Au ziwa. Hasa pale ninapokula pamoja na familia au marafiki. Kuna kitu cha kipekee kuhusu kukaa mezani. Sahani kubwa ya samaki katikati. Kila moja akichukua kipande chake na kufurahia pamoja. Hali hiyo hunipa hisia ya umoja na furaha. Chakula huwa si chakula tu bali ni tukio linalotunganisha. Harufu ya samaki aliyepikwa vizuri na sauti za mazungumzo mezani hufanya tukio hilo liwe la kumbuku. Sababu nyingine ninayopenda samaki mkubwa ni dhamani yake ya kiafya. Samaki wana proteini nyingi zinazo saidia kujenga mwili pamoja na mafuta mazuri kama omega tatu Omega tatu ambao ni muhimu kwa afya ya moyo na ubongo. Hivyo ninapokula samaki mkubwa kwa pilipili kali sihisi tu raha ya ladha bali pia najua ninachangia afya yangu kwa njia nzuri. Kwa mfano, kula samaki angalau mara mbili kwa wiki, kunaweza kusaidia mwili kuwa na nguvu na kupunguza hatari ya magonjwa fulani ya moyo. Napendelea kumla samaki mkubwa kwa ugali wa mahindi, wali mweupe, au hata ndizi za kupika. Ugali hasa huenda vizuri sana na mchuuzi wa pilipili kwa sababu hunyonya ladha yote ya samaki na mchuzi wake. Wakati mwingine, nachagua kula na kachumbari ya nyanya, vitunguu na pilipili mbichi ili kuongeza ladha ya ubichi na kufanya mlo uwe kamili zaidi. Mchanganyiko huo hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri na nimeridhika zaidi.

Sante sana kwa swali hili. Wiki kwa ngu ni muda wakuvuta pumzi ndefu na kurekebisha mizani ya maisha. Baada ya wiki yenye shugli nyingi, ninapo fika jumamosi ya asubui. Huwa napenda kuanza siku pole pole. Na amka bila haraka, nafanya usafi mdogo wachumba changu. Kisha na jitengenezea kikombe cha kahawa modu. Harufu ya kahawa asubuhi unipa utulivu wakipekee. Wakati mwingine huwenda kwenye kahawa ndogo ya karibu na kaa dirishani. Nikiangalia watu wakipita huku nikifurai ya kikombe changu taratibu. Jumamosi mara nyingi huwa siku ya kufanya mambo nilio chelewesha wiki mzima. Naweza kwenda sokoni kununua matunda na mboga hasa ndizi, machungwa au parachichi. Ninapenda kula vinyeafya kwa hiyo ujaribu kuchagua vitu asilia vina nipa nguvu. Baada ya hapo, naweza kupika chakula kizuri nyumbani kama wali na mboga ama ugali na samaki. Kupika unisaidia kupumzisha akili na pia kunifanya nijisikie na jijali vizuri. Wakati mwingine, jumamosi utumia muda na marafiki. Tunaweza kukutana mchana labda kwenye bustani au sehemu tulivu tukizungumza na kucheka si lazima hiwe sheree kubwa, hata kukaa pamoja na kushiriki hadithi za wiki inatosha. Kuwa karibu na watu ni nao wajali, unifanya nijisikie salama na mwenye furaha. Najisikia vizuri zaidi ni kiwa na watu wanao nipanguvu, chanya na kunitia moyo. Jumapili kwangu nisiku ya utulivu zaidi, mara nyingi napenda kuwamuka mapema kidogu na kutafakari au kusoma vitabu. Wakati mwengine naenda ibadani, kwa sababu hunipa nafasi ya kutulia kiroho na kushukuru kwa wiki ili opita. Baada ya hapo, naweza kutembelea familia au kupiga simu, ndugu ili kusalimiana. Mawasiliano hayo huni kumbusha kuwa siko peke yangu na hunipa isia ya upendo na mshikamano. Kitu cha kawaida ninachofanya wikendi ni kupanga wiki ijayo na kaa chini na kuandika malengo madogo ya wiki kama vile kazi, ninazo paswa kukamilisha au mambo binafsi ninayotaka kuboresha. Hii hunisaidia kuanza jumatatu nikiwa tayari na bila msongo wa mawazo. Pia napenda kufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kukimbia kidogo. Ili kuweka mwili wangu katika hali nzuri. Kwa ujumla, wikendi yangu mchanganyiko wa kupumzika na kufanya mambo ya maana. Siwezi kusema nafanya mengi sana, lakini pia sikosi kabisa, shugli. Na itaji muda wa kupumzika ili kurejesha nguvu, lakini pia napenda kutumia muda huo kuboresha maisha yangu na kuimarisha mahusiano yangu. Wikendi kwangu situ kwa mapumziko. Bali ni nafasi ya kujijali, kuungana na watu ni nao wapenda, na kujianda kwa wiki mpya kwa moyo ulio jaa utulivu na afya. Santi.

Asante sana kwa swali hili. Haa, na ndiyo, ninamkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili, niliempata nikiwa shule ya sekondari. Jina lake lilikuwa mwalimu njoroge, na alikuwa mmoja walimu waliokuwa na athari kubwa sana katika maisha yangu ya masomo, na hata maisha ya kawaida. Kila ni napokumbuka kipindi chake darasani na mkumbuka sauti yake tulivu lakini yenye mamlaka tabasamu lake la kutia moyo na amnamna alivyoweza kufanya somo lionekane rahisi hata kama lilikuwa ngumu. Mwalimu njoroge hakuwa tu mtu wa kufundisha kwa kusoma kitabu na kuandika ubaoni. Alikuwa nabmbinu ya kipekee ya kufundisha kwa kushirikisha wanafunzi wote. Alipenda kuuliza maswali, kutusikiliza na kutupa nafasi ya kutoa maoni yetu. Alituambia mara nyingi kuwa lugha si maneno tu, bali ni chombo cha kuelezea hisia, mawazo na ndoto zetu. Maneno hayo yalikua moyoni mwangu kwa muda mrefu sana alituimiza kusoma vitabu, ya hadithi, mashairi na riwaya, hili kupanua fikra zetu. Nakumbuka siku moja nilipata alama za chini katika mtiani wa insha. Nilihisi kufunjika moyo sana. Badala ya kunikosoa, mbele ya darasa, aliniita pembeni na kuniambia kwa upole kuwa nina uwezo mkubwa lakini nahitaji kujituma zaidi. Alinionyosha sehemu nilipokosea na kunielekeza namna ya kuboresha uandishi wangu. Haliniambia, usiogope makosa. Makosa ni daraja la mafanikio. Maneno hayo yalinipa ujasiri wa kujaribu tena. Baada ya muda, nilianza kupata alama za juu zaidi katika somo hilo. Kitu kingine ni nachokumbuka nacho ni nidhamu yaki. Aliisisitiza sana umuhimu wa kuheshimiana na kufika kwa wakati. Hata hivyo, hakutumia ukali kupita kiasi. Alitumia mifano na hadithi kuonyesha kwa nini nidhamu ni muhimu maishani. Almlinifundisha kuwa mafanikio si bahati bali ni matokeo ya juhudi za kila siku. Mafundisho hayo yamenisaidia hata sasa ninapokabiliana na changamoto mbalimbali. Zaidi ya kufundisha darasani, Mwalimu Njoroge alikua kama mshauri. Alikuwa tayari kusikiliza matatizo ya mwanafunzi na kuwapa ushauri. Wakati mwingine alituambia kuhusu maisha yake alipokua mwanafunzi changamoto alizokutana nazo na jinsi alivyoshinda. Hilo lilitufanya tuone kuwa hata walimu ni binadamu waliopitia safari ndefu. Hadi kufika walipo. Ukaribu huo ulijenga heshima na uaminifu kati yake na wanafunzi. Nakumbuka pia jinsi alivyopenda mashindano ya uandishi na ushairi. Alinihamasisha kushiriki katika shindano moja la insha shuleni. Ingawa sikua mshindi, wa kwanza, nilijifunza mengi kutokana na uzoefu huo. Alinipongeza kwa ujasiri wa kushiriki na kunitia moyo kuendelea kuandika. Tangu wakati huo, nilianza kupenda kuandika zaidi na kujiamini katika kujieleza. Kwa ujumla, namkumbuka mwalimu huyu kwa sababu hakuwa mwalimu wa kawaida tu. Bali alikuwa mwongozo wa chanzo cha msukumo. Alinifundisha zaidi ya somo la kiswaili, alinifundisha kujiamini, kudhamini elimu, na kutambua kuwa kila mtu ana uwezo wa kufanikiwa akijituma.

Asante sana kwa swali hili. Napendelea sana chakula cha nyumbani ambacho ni rahisi lakini chenye ladha ya lishe kame. Kwanza kabisa, ninapenda wali wa maharage. Hiki ni chakula ambacho nimekula tangu utotoni. Na kila ninapokiona, aa, hunikumbusha nyumbani na familia. Maharagwe yana protini nyingi na hunipa nguvu za kufanya shugli za kila siku. Wali mweupe unapopikwa vizuri na kuunganishwa na maharagwe, yenye mchuzi mzito, wanyanya, vitunguu na viungo kidogo, radha yake huwa tamu naya kuridhisha sana. Chakula kingine ninacho pendelea ni ugali na samaki. Ugali ni chakula kinacho shika vizuri tumboni na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Samaki hasa ikikaangwa au kupikwa kwa mchuzi wa pilipili, kitunguu saumu na limau, huwa na ladha ya kipekee. Ninapenda mchanganyiko wa ugali, samaki na mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha. Mboga huniongezea vitamini na kufanya mlo uwe na uwiano mzuri wa lishe. Pia napenda chapati na dengu. Chapati lenye tabaka nzuri ikiliwa na dengu zilizo iva vizuri na zenye viungo wastani, hunifanya nijisikie nimeridhika. Ikina ni chakula kinacho weza kuliwa asubui au jioni na hata hunipa nguvu za kuendelea na shughli zangu. Dengu pia zinamadini muhimu kama chuma ambao ni muhimu kwa afya na afya ya damu. Wakati mwingine napenda kuku wa kupika nyumbani hasa akiandaliwa kwa viungo vya asili kama tangawizi, kitunguu saumu na pilipili kidogo. Kuku wa kienyeji huwa na ladha ya kipekee zaidi. Ninapo kula kuna wali au viazi huwa na hisi kama nimejizawadia kitu maalum. Hata hivyo sipendi kula vyakula vya mafuta mengi kupita kiasi napendelea chakula kilichopikwa kwa kiasi na kwa umakini. Vyakula vya asili kama ndizi za kupika viazi vitamu au mihogo pia ninavipenda sana vyakula hivi hunipa nguvu na vina nyuzi nyuzi nyingi ambazo ni nzuri kwa mmeng'enyo wa chakula. Ni kila ndizi za kupika na maharagwe yau nyama huwa najisikia nimeshiba na mwenye afya. Kwa upande wa vitafunwa na pendelea matunda kama embe, machungwa nanasi na parachichi. Matunda hunipa vitamini na kunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu. Badala ya kula vitafunwa vyenye sukari nyingi, mara nyingi na chagua tunda moja au karanga kidogo. Hii hunisaidia kudumisha afya yangu kwa muda mrefu. Kwa ujumla, napendelea chakula cha asili, chenye lishe na kilicho pikwa kwa upendo. Si lazima kiwe cha gharama kubwa. Bali muhimu ni kiwe safi, chenye uwiano mzuri wa virutubisho na kinacho nifanya nijisikie vizuri baada ya kukila. Kwangu chakula si tu njia ya kushiba bali ni sehemu ya kujali mwili wangu na kudumisha afya njema kila siku.

Hasante sana kwa swali hili, napenda kula nje ya nyumbani katika sehemu tulivu, safi na yenye mazingira mazuri ya nayo nifanya nijisikie huru na mwenye amani. Siendi tu kwa sababu ya chakula, bali pia kwa sababu ya hali ya mahali penyewe kwa mfano. Napenda sana migaha midogo ilio na bustani au vitivya nje ambapo naweza kukaa nikifurai ya upepo mwanana huku nikisubiri chakula changu. Mazingira kama hayo unifanya nijisikie nimetoka katika pilka za kawaida za maisha na kupata nafasi ya kupumzika. Mara nyingi napendelea kula katika mgahawa unaouza vyakula vyasili kama wali na samaki ugali na nyama choma au chapati na dengu ninapo fika sehemu kama hiyo na kunusa harufu ya chakula kinachoandaliwa jikoni hupata hamu ya kula mara moja. Napenda kuona chakula kikiandaliwa kwa usafi na mpangilio mzuri. Sehemu yenye meza safi, waudumu wenye tabasamu na huduma ya haraka unifanya nitake kurudi tena. Wakati mwingine napenda kuenda kwenye kahawa ndogo ya karibu, hasa hasubui au jioni. Huko kununua kikombe cha kahawa au chai labda kipande cha keki au mandazi. Ninapenda kukaa dirishani nikiangalia watu wa kipita au nikisoma kitabu changu cha utulivu. Sehemu kama hizo unipa muda wa kutafakari na kujipa nafasi kibinafsi. Si lazima iwe sehemu ya kifahari sana. Muhimu ni iwe safi tulivu na enyeudu manzuri. Pia napenda kula katika sehemu zilizo karibu na maji kama ziwa au bahari. Kama kuna fursa hiyo. Kukaama hali ambapo naweza kuona maji hau kuhisi upepo mwanana. Kunafanya uzoefu wakula uwe wakipeke zaidi. Samoki wakukaanga au wakuchoma. Uwatamu zaidi ninapo kula nikiwa karibu na mazingira ya asili. Hali hiyo unifanijisikie huru na mwenye furaha. Nikiwa na marafiki tunaweza kuchagua sehemu ye nyemuziki wapolepole usio vuruga mazungumzo. Napena mahali ambapo tunaweza kukaa na kuzungumza bila kelele nyingi. Chakula kinakua kitamu zaidi, ninaposhiriki na watu wanao nijaa, ninawajali. Tunaeza kuagiza sahani tofauti tofauti na kushirikiana kuonja ladha mbalimbali hali hii hunifanya nijiskie siku nyingine, napenda kujaribu sehemu mpya. Hasa kama nimesikia watu wakisifu ubora wa chakula hauduma. Kuonja ladha mpya unipa uzoefu tofauti, unifanya nijifunze kuhusu vya kula vingine. Hata hivyo, bado ninazingatia usafi na ubora wa chakula kabla ya kuchagua. Kula mahali fulani, hafya yangu ni muhimu. Hivyo siyendi tukwa sababu ya bi na fuu, bali pia kwa sababu ya ubora. Sipendi kula katika sehemu ze nye msongamano mkubwa sana au kelele nyingi kupita kiasi ninapenda kula kwa utulivu nikifurahia kila kijiko kipande cha chakula bila haraka. Sehemu yenye mwanga mzuri hewa safi na mpangilio mzuri wa meza unifanya nijisikie vizuri zaidi. Hata mapambo madogo kama maua mezani au picha mzuri ukutani ya naweza kubadilisha kabisa hali ya sehemu. Kwa ujumla, napenda kula nje ya nyumbani katika maeneo yenye mazingira mazuri, uduma bora na chakula chenyeladha na lishe. Kula nje kwangu situ kujaza tumbo, bali ni uzoefu wakufuraiya muda wangu kukumzika na wakati mwingine kuungana na watu ninao wapenda.